Unajua wakati umeme unapokatika, huwa nauchukulia kama ule muda ambao maisha yananiambia nipunguze kasi kidogo. Mara ya kwanza giza linapoingia, kuna ile hali ya kimya ghafla, kelele za vifaa zinapotea na mazingira yana badilika kabisa. Badala ya kuingiwa na hasira, hujaribu kukaa chini na kukubali hali ilivyo, kwa sababu mara nyingi hakuna kitu cha kufanya kuurudisha umeme haraka. Naanza tu kwa kuwasha tochi au mshumaa kama iko halafu najitengenezea sehemu ya kukaa kwa utulivu. Mara nyingi umemu unapokatika hunipa nafasi ya kufanya mambo ambayo kwa kawaida nayasahau nikiwa nimebanwa na ratiba, nikiwa nyumbani. Uwezo wa kukaa tu na familia au watu niliopo nao, tukizungumzia mambo ya kawaida kabisa. Mazungumzo huwa tafauti kidogo sababu hakuna simu, televisheni au radio ya kutuvuruga. Unakuta watu wanacheka, wanakumbushana hadithi za zamani na au wanajadili mambo yanayohusu maisha yao kwa kina zaidi. Pia kuna ule ukaribu ambao hauji mara nyingine pale umeme ukiwa upo. Kuna nyakati pia napenda kutumia muda huo kujitafakari. Na kaa kimya, pia nafikiria siku yangu imekwendaje. Mambo niliyofanya vizuri na yale ambayo ningependa kuboresha. Giza linafanya mawazo yawe wazi zaidi na kimya kinanipa nafasi ya kujiskia nafsi yangu kwa undani. Wakati mwingine huandika mawazo yangu kwenye daftari hasa kama kuna jambo limekuwa likinisumbua kichwani kwa muda mrefu. Kama nina kazi za mikono umeme unapokatika huwa ni fursa nzuri ya kufanya kuifanya kazi hiyo kama vile kusafisha kupanga vitu au hata kusoma kitabu kama kuna mwanga wa kutosha. Hayo ndiyo mambo ninayoyafanya wakati umeme unapokatika.

Unajua kitu kipya ambacho ningependa sana kujifunza ni ukulima. Kwa vile muda unavyo pita, ndivyo ninavyo zidi kuvutiwa na namna ardhi inavyo weza kumlisha mtu. Si tu kimwili, bali hata kisaikolojia. Ningependa kujifunza kilimo kwa kina. Si kile cha kubahatisha tu, pia cha kupanda na kusubiri. Bali kilimo cha kuelewa undogo, misimu na mbegu na mahitaji halisi ya mimea. Kwanza kabisa, ningependa kujifunza jinsi ya kutambua undogo vizuri. Kuma watu wanapanda bila kujua kama undogo wa unafaa au una rutba ya kutosha au una asidi nyingi. Ningependa kuelewa tofauti za undogo, namna ya kuboresha kwa mbolea za asili na jinsi ya kufanya uwe hai kwa muda mrefu bila kuchosha. Hii ingenisaidia kulima kwa njia endelevu, si kuvuna leo na kuharibu kesho. Pia ningependa kujifunza kilimo cha kisasa ambacho kina changanya maarifa ya kitambo na teknolojia ya kisasa. Kwa mfano, jinsi ya kutumia umwagiliaji wa matone ili kuokoa maji au namna ya kupanga mashamba madogo ya bustani hata kwenye eneo ndogo sana ile linawezekana kabisa mtu akiishi mjini lakini bado akawa na bustani yenye tija na hilo ni jambo linalo nivutia sana kulijifunza. Jambo jingine ambayo ningependa kujifunza ni jinsi ya kudhibiti wadudu na magonjwa ya mimea kwa njia za asili. Hii ni kwa sababu ukitumia njia za asili unapata kuna yale magonjwa na midudu wanao kuja kuharibu mimea. Kwa hivyo ningependa kujifunza ni njia zipi au namna tufauti tufauti ya kuziangamiza na kuyazuia magonjwa hayo. Badala ya kutegemea sana madawa ya kemikali pia ningependa kujua namna ya kutumia mimea mengine. Mchanganyiko wa asili au mbinu za kilimo mseto ili kuunda mazao. Hii si tu inalinda afya ya mlaji bali pia inalinda mazingira na udongo. Zaidi ya hapo, ningependa kujifunza kuhusu kilimo cha biashara ama kilimo biashara. Sio tu kulima kwa matumizi ya nyumbani tu, bali kuelewa soko, muda sahihi wa kupanda, kulingana na mahitaji ya wateja na jinsi ya kuongeza thamani ya mazao baada ya kuvuna. Kujua namna ya kuhifadhi, kusindika au kufungasha mazao kunaweza kumfanya mkulima apate faida zaidi na kupunguza hasara. Kwa ujumla, kujifunza ukulima kwangu ni kujifunza maisha. Ni kujifunza subira, nidhamu na kuheshimu asili. Ningependa kufika hatua ambayo ninaelewa hardhi kiasi cha kufanya kazi nayo kwa hekima, si kwa kuilazimisha. Ukulima si tu chanzo cha chakula, bali ni chanzo cha maarifa, utulivu wa moyo na uhakika wa kesho. Kwa hivyo hilo ndilo jambo ambalo ningependa kujifunza katika wakati ujao.

Unajua nikizungumzia masomo yangu, ningesema kwamba mimi ni mwanafunzi wa udaktari, na kwa kweli ni safari ndefu yenye changamato nyingi, lakini pia yenye maana kubwa sana. Udaktari si masomo ya kusoma vitabu tu na kufanya mtihani, bali ni mchakato wa kubadilika kama binadamu. Kila siku unajifunza kitu kipya, si kuhusu magonjwa pekee, bali kuhusu maisha, maumivu ya watu, matumaini yao na wakati mwingine hofu zao za mwisho. Niliamua kusomea udaktari kwa sababu ni kazi ambayo nilikuwa ningependa kuifanya na kusaidia watu katika jamii yangu. Masomo ya udaktari yanahitaji moyo wa kujitolea. Pia kuna muda mwingine wa kusoma kusoma tena na kusoma zaidi. Unapata kuwa kuna masomo tofauti ambayo kila somo lina uzito wake. Unakaa masaa mengi ukijifunza mifumo ya mwili wa binadamu. Pia unajaribu kuelewa kwanini ugonjwa unatokea, unaathiri aje mwili. Na ni nini kinaweza kufanywa kumsaidia mgonjwa? Wakati mwingine unajikuta unasoma usiku kucha. Si kwa sababu unalazimishwa, bali kwa sababu unajua maarifa hayo yanaweza kuokoa mtu yanaweza kuokoa maisha ya mtu siku moja. Lakini sehemu ngumu zaidi ya udaktari si vitabu, wala ni mazoezi ya vitendo. Unapofika hospitalini nadharia yote unayojua inaanza kupata maana halisi. Unakutana na wagonjwa wa kweli, wenye maumivu ya kweli, na kuna wakati unaomsikiliza mgonjwa akieleza mateso yake. Na unagundua kuwa tatizo si ugonjwa pekee bali hata hali ya kifamilia, kipato au msongo wa maisha. Hapo ndipo udaktari unakuwa zaidi ya taaluma, unapata unakuwa huduma ya kibinadamu. Kuna siku ambazo zinakuwa nzito sana. Unaweza kushuhudia kifo cha mgonjwa au kuona mtu akiteseka bila uhakika wa kupona haraka. Hali hizi hukufundisha unyenyekevu na kukubali mipaka ya binadamu. Si kila mgonjwa ataokoka na si kila tiba litafanyikiwa. Kukubali hilo si rahisi. Lakini ni sehemu ya kukuwa katika taaluma hii. Unajifunza kuwa udaktari kuwa daktari si mungu, bali ni mtu anayejitahidi kwa uwezo wake wote kumsaidia mwenzake. Pia, kwa upande wa kisaikolojia, udaktari hukubadilisha namna unavyo ona maisha. Unaweza, unaanza kuthamini afya yako mwenyewe. Unaheshimu muda na unaelewa jinsi maisha yalivyo dhaifu. Unapoona mtu kijana akiugua ghafla au mtu mzima akipambana na ugonjwa. Wa muda mrefu unajifunza kutothamini mambo madogo madogo na kulalamikia bila na kulalamika bila sababu licha ya changamoto zote hizo kuna furaha ya kipekee katika udaktari. Hakuna hisia inayolingana na kuokoa mgonjwa aliyekuwa anaumwa akipona au kukushukuru kwa tabasamu la dhati. Maneno rahisi kama asante daktari yanaweza kukupa nguvu ya kuendelea hata baada ya siku ndefu na yenye uchovu. Hapo unajua kuwa juhudi zako zina maana. Udaktari pia ni taaluma ya kujifunza maisha yote. Hata ukimaliza masomo bado unapaswa kuendelea kujifunza kwa sababu sayansi ya tiba hubadilika wakati kwenda mwingine. Magonjwa mapya yanajitokeza, tiba mpya zinagunduliwa na mbinu hubadilika. Hii inakufanya uwe mnyenyekevu na tayari kujifunza kila siku. Kwa ujumla, masomo ya udaktari ni safari ya kujijenga kielimu kimaadili na kihisia. Ni njia inayohitaji uvumilivu nidhamu na moyo wa huruma si.

Ninapenda sana kandanda. Kwa kweli ni mchezo ambao unanigusa kwa namna ya kipekee. Kandanda si tu kukimbia uwanjani na kupiga mpira ni zaidi ya hapo. Ni mchezo unaochanganya nguvu za mwili akili na hata hisia. Kila unapocheza au hata kuangalia, unajikuta unangia kabisa ndani ya mchezo. Unasau mambo mengine kwa muda na kujishugulisha katika kushiriki kwenye mchezo. Kitu ninachopenda sana kuhusu kandanda, ni jinsi unavoitaji kufanya kazi kama timu. Uwezi kushinda peke yako, haijalishi wewe ni mchezaji mzuri kiasi gani. Lazima mshirikiane, muasiliane na muaminiane. Hilo linanifundisha hata katika maisha ya kawaida. Kwamba mafenikio mengi yanaitaji ushirikiano na si ubinafsi. Kila nafasi uwanjani inaumuingu wake kuanzia golikipa hadi kwenye mshambuliaji. Na hilo linanifanya nieshimu mchango wa kila mtu katika uwanja. Pia ninapenda kandanda kwa sababu unipanje ya kutoa kupunguza msongo wa mawazo. Ukimaliza siku ndefu yenye mawazo mengi au uchofu wa kazi au masomo. Kucheza kandanda kuna nifanya nitoe yote. Unakimbia, unatoa jasho, unapiga kelele, unacheka na wenzako. Mwisho wa mchezo hata unapopoteza, unajisikia mwepesi na umetulia zaidi. Ni kama tiba ya asili. Kuna pia ile furaha ya kushinda au kufunga bao. Ile sekunde mpira unapoingia golini, unajisikia kama dunia nzima iko upande wako. Unashanginia bila kujali nani anakutazama, lakini hata kushindwa unafunzo lake. Unajifunza kukubali matokeo, kurekebisha makosa na kujaribu tena mechi ijayo. Kandanda hunifundisha uvumilivu na kutokata tamaa. Hata inje uwanja, kandanda uunganisha watu. Unaweza kuanza mazungumizo na mtu usiye mjua kabisa, mkianza tu kuangelea timu au mechi fulani. Inaleta mjadala, utani, na wakati mwingine mabishano ya kirafiki. Kwani lakini yote hayo hujenga uhusiano. Dio maana nasema kandanda si mchezo tu, bali tu ni seemu ya maisha. Sijui kama ningeweza kuishi bila kushugulika katika mchezo huu. Kwa ujumla mimi napenda kandanda kwa sababu unijenga kimwili, kiakili na kijamii. Unipa furaha, unipa mafunzo ya maisha, unipa nafasi ya kuwa mimi bila presha. Kwangu kandanda si mchezo. Ni gafla, ni luga ambayo watu wengi wanaelewa bila hata kuzungumza.

Unajua ya kwamba, kuwa na afya nzuri ni jambo ambalo ni la muhimu sana katika maisha ya binadamu yeyote. Kwa hivyo, ili kueka afya yangu kuwa hali nzuri, kuna mambo mawili ambayo nimeyafanya kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mazoezi na kula vyakula vizuri si viangalii kama vitu vya kufanya kwa muda mfupi au kwa sababu ya shinikizo flani. Bali kama mtindo wa maisha, ninaochagua kwa ajili ya ustawi wangu wa muda mrefu. Kuhusu mazoezi, ninajaribu kuwa na mwendelezo kuliko kufanya mambo kwa nguvu alafu kuyaacha. Si lazima kila siku nifanye mazoezi makali sana, lakini nahakikisha mwili wangu unasongea. Wakati mwingine ni kukimbia kidogo, wakati mwingine ni kutembea kwa kasi. Kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli au hata kucheza kandanda na marafiki. Mazoezi unisaidia sana kuuweka mwili wangu imara. Kuniongezea nguvu na kunifanya nijisikie mwepesi lakini zaidia hapo hunisaidia kisaikolojia hunisaidia kisaikolojia. Baada ya mazoezi, mawazo yangu hua yametulia. Msongo unapungua na nahisi kama nina udhibiti mzuri wa siku yangu. Mazoezi pia yananifundisha nidhamu kuna siku ambayo mwili unaisi umechoka au hakili haina amasa. Lakini bado naamua kufanya mazoezi kidogo. Mara nyingi baada ya kuanza tu ile hali ya uvivu hupotea. Hapo ndipo ninapotambua kuwa afya nzuri haiji kwa kusubiri hali nzuri bali kwa kufanya maamuzi sahihi hata pale hamu inapokosekana. Upande wa chakula nao ni muhimu sana. Nimejifunza kuwa kile ninachokula kina mchango mkubwa sana katika namnao ninavyojisikia. Ninahitaji ninajitahidi kula vyakula vienye virutubisho kama mboga za majani, matunda, vyakula venye protini na nafaka zisizokobolewa. Siku kwamba sikuli vizuri ninavyo, siku kwamba sikuli vyakula ambavyo sivipendi, lakini nimejifunza kiasi, kula vizuri kwangu ni kujali mwili wangu. Si kujinyima kupitia kiasi wala kujiachilia bila mipaka. Pia ninazingatia kunywa maji ya kutosha, ni njambo dogo lakini lina athari kubwa sana. Unapukunywa maji vizuri, mwili unafanya kazi kwa ufanisi zaidi, gozi linakuwa nzuri na hata uchovu hupungua. Mambo haya madogo yakifanywa kwa mwendelezo, huleta mabadiliko makubwa. Kwa ujumla, kueka afya nzuri kwangu ni matokeo ya maamuzi ya kila siku. Mazoezi hunijenga nguvu na ustaimilivu, wakati kula vyakula vizuri hunipa nishati na ulinzi wa mwili. Mchanganyiko wa vitu hivi viwili hunifanya njisikie vizuri kimwili na kiakili na hunipa uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha kwa nguvu na mtazamo chanya.

Ndiyo napenda kufanya kazi za nyumbani na kwa kweli ni jambo ambalo nimegundua linafaida nyingi sana. Kuliko nilivyo kuwa na thani mwanzoni. Kufanya kazi nyumbani hunipa uhuru ambao, ambao sirahizi kupata unapo kuwa kwenye mazingira ya kazi ya kawaida. Unakuwa na nafasi ya kupanga siku yako kwa namna inavyo kufaa zaidi. Kwanzia kwa muda wa kuanza kazi mapumziko hadi jinsi unavyo gawanya nguvu zako. Kitu cha kwanza ninacho kipenda ni utulivu. Nikiwa nyumbani, ninuawezo wa kujitengenezea mazingira yanao nisaidia kuzingatia kazi yangu. Hakuna kelele zisizo za lazima, hakuna mikutano ya gafla na hakuna msukumo wa mambo mengi yasiyo husiana na kazi. Hiii hunisaidia kufanya kazi kwa umakini zaidi na mara nyingi ninakua natija kuliko nikiwa mahadi penye usumbufu mwingi. Pia napenda kazi ya nyumbani kwa sababu inanipa muda zaidi. Muda ambao ningetumia kusafiri kwenda na kurudi ninahuifadhi na naweza kutumia kufanya mambo yenye mana zaidi. Kama kupumzika kidogo kufanya mazoezi au hata kukaa na familia. Hii hunisaidia kupata uwiano mzuri katika kazi na maisha binafsi. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya ya kiakili. Hata hivyo kufanya kazi nyumbani kuna hitaji nidhamu binafsi. Hakuna mtu anaye kuja kukusimamia moja kwa moja. Na kwa hivyo unalazimika kujismamia mwenyewe. Unapaswa kuwa na nidhamu. Na nimejifunza kueka ratiba kujitenga na vishawishi kama vile simu au televishoni. Wakati wa kazi na kuhakikisha ninahitimiza majukumu yangu kwa wakati unaohitajika. Nidhamu hii imenisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha yangu. Kwa ujumla, ninapenda kufanya kazi ya nyumbani kwasababu inanipa uhuru, utulivu na uwezo wakujipanga kwa namna. Kwa namna inavyo nifanya nifanye kazi kwa ufanisi bila kuathiri ustawi wangu binafsi. Kwangu si mfumo wa kazi unaoniruhusu uwezo wangu bora bila presha zisizo za lazima. Pia unapofanya kazi nyumbani, unapata, unaezafanyia kazi mahali popote, mradi ni mahali ambapo kumetulia na mazingira ya na kuruhusu kufanyia kazi hapo.

Unapo niuliza napenda viatu gani? Kwa kweli mimi napenda viatu, vinavyo weza kunifaa kwa hali mbali mbali na vinavyo nipa starehe. Siku zote nimetambuwa kuwa viatu, si tu kitu cha kuvuwa miguu, bali nisehemu ya jinsi mtu alivyo jieleza. Mtindo wake na hata jinsi anavyohisi kwa siku hiyo. Kwa hiyo, napendelea viatu ambavyo ni vya starehe, vinaweza kudumu na vinaweza kuunganishwa na mavazi tofauti. Kwa kawaida, napenda viatu vya michezo kidogo, hasa sneakers. Ni rahisi kuvaa, vinafaa kwa matembezi marefu, mazoezi madogo madogo na hata siku za kawaida na kazi au shule. Kila nikivaa nahisi nina uhuru wakusogea bila kuwa na wasiwasi wa maumivu ya miguu au kukwama kwa miguu. Zaidi ya hayo, viatu hivi huwa ni vya mtindo wa kisasa na inaweza kuunganisha kwa raisi na shati, suruali au hata koti ndogo wakati wa baridi. Kwa namna fulani, viatu hivi vina nifanya nijisikie mtanashati bila kupoteza uraisi. Pia napenda viatu vya rasmi kama vile lofa au viatu vya ngozi, hivi napenda kuviweka pale ambapo ninamahitaji ya kuonekana rasmi au kuwakilisha kitu fulani. Kila nikivaa nahisi heshima kidogo inatoka ndani na kunipa imani ya kufanya mambo kwa ujasiri zaidi. Viatu hivi havina starehe kama vile sneakers lakini huchangia sana kuunda picha nzuri mbele ya watu na mazingira rasmi. Kwa hali nyingine napenda viatu vya kupumzika kama vile sandals hasa wakati wa majira ya joto au mapumziko nyumbani. Viatu hivi vina niruhusu kuishi kwa urahisi kutafuta hewa miguu na kunipa hisia ya utulivu na uhuru. Hivi viatu vinanifanya nihisi kuwa niko nyumbani nimepumzika na sijazuiliwa na miguu ya kufunga kwa muda mrefu. Kwa ujumla napendelea viatu vinavyo nifanya ni jisikie vizuri. Vinavyo nipa urahisi wa kusongea na vinavyo nifaa kwa shuguli zinazo, ninazo zifanya. Viatu kwa kweli si tu kujelisha miguu, bali ni sehemu ya mtindo wangu, hisia zangu na hata jinsi ninavyo tambulika kila siku. Na kweli kila aina ya viatu ina nafasi yake katika maisha yangu kulingana na tukio. Hali na mahitaji ya mwili na pia mtindo.

Kitu ninachopenda kufanya sana na familia yangu ni kukaa pamoja na kushiriki muda wa kweli. Ule muda ambao hatuharakishwi na mambo ya nje. Kwangu familia ni mahali pa kumua, kwa hiyo chochote tunachofanya pamoja huwa na maana kubwa kuliko shughuli yenyewe. Wakati mwingine ni mambo madogo madogo tu, lakini ndiyo yanayobeba uzito mkubwa. Mara nyingi napenda kukaa na familia tukizungumza, mazungumzo ya nyumbani ya na ladha yake tofauti kabisa. Unaweza kuanza kuogelea siku ilivyokuwa alafu ghafla, mkajikuta mnarudi miaka ya nyuma, mkicheka ama mambo ya utotoni na au mkijadili mipango ya baadaye. Mazungumzo haya hunifanya nijisikie niko mahali salama. Mahali ambapo naweza kuzungumza bila kujificha au kujifanya. Kila mtu anapotoa mawazo yake, unajifunza kitu kipya kuhusu ndugu zako hata wale uliodhani unawajua tayari. Napenda pia kufanya shuguli za kawaida pamoja, kama vile kupika au kula chakula cha pamoja. Kula pamoja kama familia ni jambo dogo, lakini lina nguvu sana, kubwa sana. Ni muda wa kuungana, kusikilizana na kushirikiana. Wakati mwingine tunapika pamoja, kila mtu akiwa na jukumu lake na hapo ndipo vicheko vingi hutokea. Ni katika nyakati hizi ambapo uhusiano huimarika bila hata mtu kugundua. Kuna pia nyakati napenda kutoka na familia. Hata kama ni matembezi mafupi tu, kuenda kutembea kutembelea ndugu au hata kukaa nje jioni na kuangalia mazingira hubadilisha hali ya akili na unapokuwa pamoja nje ya nyumba. Mnaona dunia kwa macho tofauti na hilo huleta mazungumzo mapya na kukumbuka na kumbukumbu mpya katika maisha. Pia wakati mwingine napenda pia kukaa kimya na familia. Kila mtu akifanya jambo lake lakini tukiwa sehemu moja tu. Kuna utulivu fulani katika kuwa pamoja bila lazima ya kuzungumza kila wakati. Unajua tu kwa kuwa hauko peke yako na hilo linatosha huo ni uhusiano wa kina sana. Kwa ujumla ninachopenda kufanya na familia yangu si jambo maalum tu mmoja maalum tu bali ni kushiriki maisha kucheka pamoja, kupambana pamoja kusaidiana na hapo kwa ajili ya kila mmoja. Hayo ndiyo mambo yanayonifanya au ninayoyafanya na familia na inanifanya niwe na furaha sana wakati ninaoshiriki na familia yangu.

Mimi binafsi napenda kula ugali na si kwa sababu tu ni chakula cha kawaida, bali kwa sababu una ladha na uzito wa kipekee ambao uniridisha kabisa. Ugali una kitu fulani kinacho kupa hisia ya kushiba kwa kweli. Sio kushiba kwa muda mfupi alafu baada ya saa moja unaanza kutafuta chakula tena. Ukila ugali, unajua kabisa umeweka msingi mzuri wa siku au jioni yako. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu ugali ni jinsi unavyokwenda vizuri na karibu kila aina ya mboga au pia ugali na sukumawiki, ugali na nyama, ugali na samaki, au hata ugali na maziwa mtindi. Kila mchanganyiko una ladha yake. Unakuta kila eneo lina namna yake ya kuandaa na kula ugali. Na hilo linafanya chakula hiki kionekane cha kawaida lakini chenye utajiri mkubwa wa kitamaduni. Pia ugali unikumbusha nyumbani na familia. Mara nyingi chakula cha ugali uliwa pamoja. Watu wamekaa duarani wanazungumza, wanacheka na wanashirikiana. Kuna ule ukaribu ambao ujitokeza unapo kula ugali. Hasa ukiwa na watu wa karibu. Sio chakula cha haraka ni chakula cha kukaa kuonja na kufurahia muda. Zaidi ya hayo, ugali unanipa nguvu. Ni chakula kizito kinachofaa kwa mtu anayefanya kazi au mazoezi kwa sababu hukupa nguvu ya kudumu. Ndiyo maana watu wengi wanaofanya kazi za mikono au michezo huupenda sana ugali. Una hisi mwili wako umejengwa vizuri baada ya kula ugali.

Unajua ukiniuliza eti kama ningependa kurudi ujana. Tayari mimi kwanza ni kijana. Lakini ningependa pia kurudi ujana katika miaka iliopita. Ningesema swali hili ni zito kidogo. Kwa sababu linafanya mtu atafakari kwa kina kuhusu maisha. Kwa upande mmoja ndio. Kuna wakati ningependa kurudi ujana. Hasa ule ujana wa mwanzo uliojaa nguvu, ndoto nyingi na matumaini makubwa. Kipindi ambacho kila kitu kilionekana kinawezekana. Na makosa hayakuwa yanaonekana kuwa makubwa sana. Ujana ulikuwa na uhuru fulani wa kiakili na ule ujasiri wa kujaribu mambo mapya bila kuogopa sana matokeo. Kuna mambo ya ujana ninayo yakumbuka kwa furaha. Kama kucheka bila sababu kubwa, kufraia mambo madogo na kuwa na marafiki wengi bila kujali sana tofauti zenu. Kulikuwa na mda mwingi wa kukaa, kuzungumza na kutoa kuota kuhusu maisha ya baadae. Wakati huo, muda ulikuwa unaonekana kama hauishi na shinikizo la maisha halikuwa kubwa kama linavyokuwa kadri unavyokua. Isia zilikuwa halisi, kali na za moja kwa moja. Lakini kwa upande mwingine, nikifikiria kwa undani zaidi. Kuna mambo ambayo singependa kuyapitia tena. Ujiana ulikuwa pia na mkanganyiko mwingi. Maamuzi ya araka na wakati mwingine kukosa mwelekeo. Kulikuwa na hofu ya kutokujua mstakabali wako, kujilinganisha na wengine na kutafuta kujitambua. Makosa mengi yalifanyika kwa sababu ya kukosa uzoefu na baadhi ya maaamuzi yalileta maumivu ambayo yalichukua mda kupona. Kadri unavyokua, unapata hekima ambayo usingependa kuipoteza. Unaelewa zaidi watu, maisha na hata nafsi yako mwenye. Unajifunza kuchagua vitu vya kujipigana, vitu vya kupigana. Unajua nini cha kuacha na nini cha kushikilia. Hivyo, kurudi ujana bila hekima ya sasa kungekua kama kurudia ile safari ile ile bila kujifunza lolote. Kwa hivyo, ningechagua nisingependa kurudi ujana moja kwa moja. Bali ningependa kuchukua nguvu na matumaini ya ujana niviunganishe na ile hekima ya sasa. Hapo ndipo kungekua na uiano mzuri, maisha yana uzuri wake na katika kila hatua, na kila kipindi kina funzo lake. Ujana ulikuwa mzuri kwa namna yake, lakini hata sasa kuna thamani yake ambayo singependa kuipoteza.

Naam, ningependa kujaribu vyakula vipya. Na kwa kweli, ni jambo linalo nipa furaha na hamasa kubwa sana. Kujaribu chakula kipya kwangu ni kama kusafiri bila kukondoka mahali ulipo. Kila sahani mpya ina hadithi yake. Ina ladha zake na mara nyingi inaakisi utamaduni wa watu fulani. Unapo kula chakula ambacho hujawahi kuonja kabla. Unakuwa unafungua ukurasa mpya uzoefu. Kitu ni nacho kipenda kuhusu kujaribu vyakula vipya ni mshangao unaokuja na ladha. Wakati mwingine, unaona chakula kwa macho na una matarajio fulani. Lakini unapo onja unagundua ladha ni tofauti kabisa. Kuna vyakula vinavyo vina kushangaza kwa utamu wake. Vingine kwa uchachu, vingine kwa viungo vikali na vingine kwa mchanganyiko wa ladha usio tarajiwa. Hiyo hali ya kushangaa inanifanya nifurahie zaidi mchakato mzima wa kukula. Pia kujaribu vyakula vipya hunifanya ni jifunze kuheshimu utamaduni za watu wengine. Kila jamii ina namna yake ya kupika kwa sababu unaweza kula chakula kimoja ambacho kimepikwa na watu wa mahali fulani na kisha uende ule hicho chakula sehemu katika eneo lingine. Na vyakula hivi viwili viwe tufouti kabisa kwa njia ambazo zinaandaliwa, vyakula vinavyo unganishwa na chakula unacho kula na pia ladha yake iwe tufouti kwasababu kila jamii inatumia viungo tofauti tofauti. Kila jami inanamna yake ya kupika viungo vyake na maana inayoweka kwenye chakula. Unapo jaribu chakula cha kabila au nchi nyingine, unakuwa umejifunza kitu kuhusu wao hata kama ni kidogo. Hii inanifanya niwe wazi zaidi kiakili na kuto hukumu kila kitu kabla ya kujaribu. Hata hivyo, si kila chakula kipya kinakua kizuri kwangu na hilo pia ni sehemu ya uzoefu. Kuna vyakula nimejaribu nikagundua havilingani na ladha yangu, lakini hata hivyo sijutii kujaribu, angalu najua. Na hilo hunifanya nijielewe zaidi kuhusu ninacho kipenda na nisicho kipenda. Mara nyingi kujaribu mara ya pili au ya tatu kunaweza kubadilisha mtazamo wako kabisa. Kwa ujumla ninapenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu vina vina panua upeo wangu na kunipa furaha ndogo ndogo za maisha na kuna nifanya nijisikie hai. Chakula situ nishati ya mwili bali pia ni uzoefu na hisia za kitamaduni na kujaribu vyakula vipya hunifanya nifurahie maisha kwa namna pana zaidi.

Ndio napenda kununua vitu kupitia simu. Na kwa kweli nimegundua ni kuwa ni jambo rahisi sana na linaloongeza urahisi katika maisha ya kila siku. Kwa sababu nyingi, kununua kitu kupitia simu kunaniaidia kuokua muda kwani si lazima niondoke nyumbani au kusafiri kwa muda mrefu nikiwa nataka kitu fulani. Unaweka order unalipa kwa njia ya salama na mara nyingi bidhaa hufika hadi mlangoni mwako bila shida. Ni raisi na ni haraka eh. Kitu kingine ninachopenda kuhusu kununua vitu kupitia simu ni urahisi wa kulinganisha bei na bidhaa. Ukiwa na tufuti ya mitandao, unaweza kuona bidhaa, tufauti, bei zao, maelezo na hata maoni ya wateja wengine. Hei inanifanya uamuzi uwe rahisi zaidi na unasaidia kuepuka kununua bidhaa zisizo na ubora. Hata hivyo, mara nyingi huwa makini kusoma maelezo vizuri kwa sababu kuna tofauti ndogo ndogo ambazo unaweza kuzikagua mapema. Pia kunun ua kupita simu kunanisaidia kufanya mululizo wa manunuzi kwa urasi unaweza kuangalia ya maduka tofauti kwa sekunde chache. Kuwana bidhaa mpia ambazo huzijui, hujui zinapatikana au hata kupata punguzo na ofa ambazo huwezi kuziona kwa uraisi dukani. Hii inafanya uzoefu na ununuzi kuwa wafuraisha na sikazi ngumu sana. Lakini pia nimejifunza kununua kupita simu kuna itaji nidhamu. Mara nyingi unapopata bidhaa zinazovutia. Unaweza kutaka kununua kila kitu. Na hapo nilazima uangalie bajeti au unahitaji alisi. Hii ni sehemu ya kujifunza, kuthibiti, matumizi na kwa namna fulani kuna nisaidia pia katika kupanga kifedha na kwa siku za baadae. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kununua bidha kwaa njia ya simu kinaweza kuwa na shida kidogo. Kwa sababu unapo nunua vitu katika mitandao. Unapata ujiangalia ile bidha kwa undani zaidi moja kwa moja kabla ya kuinunua. Kwa hivyo unapata wakati mwingine bidha imefika nyumbani na si bidha ambayo ulikuwa unatarajia. Kwa hivyo unapata wauzaje wengine hawakubali urudishe ile bidhaa na iw Basi inakuchukua muda mrefu na taratibu nyingi ambazo zinachukua muda na unapata zinachukua muda mrefu. Lakini kwa ujumla, kununua vitu kupitia simu kwangu ni njia raisi, ya haraka na yenye faida nyingi. Inanisaidia kuokoa muda, kupata bitha bora na kufanya ununuzi kwa uraisi na ni raisi na nisalama na kwa kila kwa kweli ni meanza kuona nisemi ya maisha ya kisasa ambayo kila mtuanapaswa kuwa anaifanya nba uwezi juikosa kwa naamna moja au jingine kwa sababu teknolojia inaendelea ikkuwa nzuri.

Ukiangalia, unapata katika olimpiki kuna mchezo tofauti. Lakini kwa kuwa mimi ni mkenya, unapata kwamba wa Kenya wanajulikana ni wazuri zaidi katika mbio za kukimbia. Na hili ni jambo moja ambalo, lina nifanya kwamba ni ushabikie ule mchezo katika olimpiki. Kuna kitu fulani kina nivutia sana kuhusu kukimbia kwa sababuu nimchezo unaonekana rahisi kijujuu lakini ndani ndani yake kuna nguvu nidhamu na maandalizi makubwa sana. Unapo waangalia wanariadha wakisimama kwenye mstari wa kuanza. Unahisi ile hali ya ukimya mzito kabla ya bunduki kupigwa. Alafu ghafla kila mtu kila kitu kinabadilika kwa sekunde chache tu. Kukimbia kuna nivutia kwa sababu ni ushindani wa mtu na mwili wake mwenyewe. Hakuna kifaa kingine. Hakuna timu ya kukuficha mapungufu yako. Ni wewe, pumzi yako, misuli yako na akili yako. Kila kitu, kila hatua, unayapiga inamua matokeo. Unapo waona wanariadha wa olimpiki unajua kuwa kila wanacho kifanya kwa sekunde kumi au dakika chache ni matokeo ya miaka mingi ya mazoezi, maumivu na kujinyima mambo mengi. Hilo li na nifanya ni heshimu sana mazoezi, ni heshimu sana mchezo huu. Pia napenda kushabikia michezo ya kukimbia kwa sababu kuna aina nyingi za mbio na kila moja ina hadithi yake. Mbio fupi fupi zina mlipuko wa nguvu na kasi. Mbapo kosa ndogo tu linaweza kukuangusha. Mbio za kate zinahitaji mchanganyiko wakasi na akili kujua lini uongeze mwendo na lini uhifathi nguvu. Na mbio ndevu nazo zinahitaji uvumilivu wa hali ya juu sana. Na si wa mwili tu bali wa akili. Unapowaona wanariadha wakimaliza mbio ndefu wengine wakiwa wamechoka kabisa lakini bado wakiskumwa hatua ya mwisho. Unahisi roho yako ya kutokata tamaa. Mbio za olimpiki pia kukimbia katika mbio hizi pia kuna beba historia na fahari za mataifa tofauti tofauti. Unapo mwona mwanariadha akibeba ile mbendera ya nji yake unajua anawakilisha mamilioni ya watu. Kila ushindi unakua ushindi wa taifa nzima. Na kila kushindwa kuna kuwa funzo. Hii inanifanya niangalie kukimbia si kama mchezo tuu bali kama jukwaa la kuonyesha uwezo wa binadamu na umoja wa dunia. Na zaidi ya yote kukimbia hunipa msukumo hata katika maisha yangu binafsi. Kuna nikumbusha kuwa mafanikio ya nahitaji mazoezi ya kila siku uvumilivu na imani ya kuendelea hata pale unapohisi umefika mwisho na kama ilivyo katika mbio maisha nayo yanahitaji ujue kasi yako. Usikate tamaa mapema na uendele kusonga mbele hadi ufike mwisho. Ndiyo maana kwangu kukimbia katika mbio za olimpiki ni zaidi ya mchezo. Ni somo la maisha.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kujaribu kuzingatia zaidi uwepo wa kila dakika na kutumia muda wangu kwa maana. Mara nyingi tunapita siku tunashugulika na mambo mengi tunalalamika au kuharakisha kitu kila kitu bila hata kupumua kidogi. Bila kujua ni nafasi gani tunayo kuwa nayo sasa. Siku ya leo, nimeamua kuangalia mambo kwa mtazamo tofauti. Kusimama kidogo, kuangalia kile nilicho kifanya na kuthamini kile ambacho bado kipombele yangu. Kwa mfano, badala ya kuanza siku kwa haraka, nimejipanga kuanza na kutafakari kidogo. Kufikiria malengo ya siku, kupanga vitu muhimu na kuona ni nini kinaweza kunifanya nijisikie vizuri kiakili na kimwili. I ni fursa ya kuangalia kama shuguli zangu zinausiana na kile ninacho kiitaji kwa kweli au kama nimejishikilia kwenye mambo yasiyo na faida. Wazo jingine nzuri ni kujaribu kuanzisha tabia ndogo ambazo zina athari nzuri katika maisha na zinaweza kuleta mabadiliko makubwa baada ya muda. Kwa mfano, nikiwa na shuguli nyingi labda ya kusongea bila mpangilio. Ningeanza kwa kufanya jambo moja tu kwa umakini kamili. Kisha niongeze lingine. Ile ufanya kazi iwe na tija zaidi na pia inapunguza msongo wa mawazo. Pia nimejipanga kutumia muda wangu wa bure kwa njia ya kujenga au kufurahia kile ambacho hakiitaji teknolojia kira mara. Hii inaweza kuwa mazoezi madogo madogo, kusoma vitabu, kuzungumza na familia, au hata kupumzika kwa kimia. Wazo nzuri kwangu ni kuona kila sekunde kama nafasi ya kuongeza dhamani ya maisha yangu, si tu kupita bila kujali. Kwa ujumla, wazo langu zuri ya siku ya leo ni kuishi kwa makini na kutizama kila dakika kwa maana, ni kuangalia kitu kile ambacho kinaweza kunisaidia kwa bora ki akili na mwili, na kuwacha urahisi kwa kushugulika na mambo yasiyo ya maana. Siku ya leo ni fursa mpya na wazo langu ni kutumia kikamilifu ili kujiendeleza na kuona siku ya kesho ikiwa njema.

Unajua, kuhusu chakula cha haraka, ningesema nakipenda, lakini kwa kiasi. Si kuamba sikidhamini kabisa. Kwa sababu, kuna nyakati kinakuwa msaada mkubwa sana, hasa unapokuwa umechoka, unamuda mchache au uko safarini. Kuna siku unarudi umechoka kabisa, huna nguvu ya kupika wala kufikiria sana. Na chakula cha haraka kinaonekana kama suluhisho la haraka na rahisi. Kuna ladha fulani kwenye chakula cha haraka inayovutia. Hasa kwa sababu huwa kimeandaliwa kwa njia ya kukufurahisha haraka. Harufu muonekano na hata jinsi kinavyowasilishwa vina fanya mtu atamani kuonja. Pia ni rahisi kukipata karibu kila mahali na hauhitaji kupanga sana. Unafika unaagiza unakula na unaendelea na shughuli zako. Lakini kwa upande mwingine, nimejifunza kuwa chakula cha haraka kikiliwa kwa mara nyingi kinaweza ku athiri afya. Mara nyingi huwa na mafuta mengi, sukari au chumvi kupita kiasi. Na hakina virutubisho ya kutosha. Ukikila sana, unaweza kujisikia mzito, mchovu, au hata kuathiri afya yako kwa muda mrefu. Ndiyo maana, nimeamua kukiweka kama kitu cha mara chache. Si sehemu ya kawaida ya maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo, napenda chakula cha haraka. Pale kinapo kuja kama chaguo la dharura au la kujifurahisha mara moja kwa moja. Lakini bado napenda chakula cha nyumbani au kilicho andaliwa kwa makini zaidi. Kwangu, swala si kukipenda au kukikataa kabisa. Bali ni kuelewa kwamba kila chakula kina mazuri na mabaya yake. Na ukielewa hili huwezi kukiangalia chakula cha haraka kwa njia moja bali itakubidi umetafakari kwa uzito ili kuiangalia ni jinsi gani ambacho chakula hiki kinakuathiri. Unapo linganisha na vyakula vingine unavyo vikula ambavyo vimetolewa moja kwa moja kutoka kwenye mashamba, kimeandaliwa kwa taratibu mzuri na kimewekwa viungo na virutubisho vingi ambavyo unapata vina umuhimu mkubwa katika mwili. Kwa hivyo ni muhimu sana kukielewa wakati sahihi wa kukitumia na hapo ndipo ninapoweza kufurahia ladha yake bila kuathiri afya yangu.

Kuhusu arufu, napenda zile zinazo rudisha kumbu kumbu nzuri na kunifanya nijisikie tulivu na au furaha. Kuna arufu nyingi ambazo unaweza kuzipenda. Lakini kwangu, zile zinazo husiana na asili au chakula, mara nyingi ndizo zinazo vutia zaidi. Kwa mfano, napenda arufu ya mvua inayonyesha inavyonyesha baada ya jua kali. Unapo inuo za pumzi, unahisi upepo mzuri, mdogo, kisha arufu ya mvua kidogo, ikawa inakusaidia kupumzika na kuanza siku kwa utulivu. Arufu hiyo inakitu chakipekee kama inakumbusha usafi wa dunia na mwanzo mpi. Hii arufu upunguza msongo wa mawazo moja na unanifanya ujisikie huru zaidi. Pia napenda arufu ya chakula kinapo pikwa nyumbani. Kama mboga za majani na unapokaranga kitunguu au hata supu. Harufu hizi zina nifanya nijisikie huru na kunirudisha nyumbani. Kuna nifanya niburudike na kuanza kuota kwa ajili ya siku nzima. Kuna ile ya hisia au usalama na furaha ya kidogo unapopata unapopata harufu ya chakula cha familia kinapo pikwa na mara nyingi uhamasisha hata hamu ya kukula na kukula chakula chenye lishe. Zaidi ya hayo, arufu ya manukato, madogu madogo au marashi au maua kama vile, unapata arufu ya kama vile vanila, pia inanifanya nijisikie vizuri. Hii inaweza kuwa harufu ya mvua ya jua, jasmine au lavender na unajua unapo piga pumzi harufu hizo unahisi utulivu wa akili na mara nyingi hufanya siku yako iwe yenye raha zaidi. Harufu hize setu za zinanifanya ni jisikie vizuri kimwili, bali pia kiakili na zinanisaidia kupunguza mawazo yenye mkazo. Kwa hivyo kwa ujumla harufu ninazo zipenda ni zile ambazo zinausiana na furaha, utulivu na kumbu kumbu nzuri. Sia tu harufu kwa nguvu bali zile zinazo guza hisia zako. Zika kufanya ujisikie huru, umepumzika na kwa karibu na kile ambacho ni muhimu kwako. Hizo harufu ndizo zinazo beba hisia na kumbukumbu ambazo haziwezi. Haziwezi kuuzwa na pumzi unayo ipata ni ni kama zawadi kidogo ya kila siku.

Kuhusu mboga, napenda sana mboga za kijani kama vile mchicha, sukumawiki na spinachi. Kwanza kabisa, mboga hizi zina ladha nzuri inayo ongeza furaha kwenye chakula. Na zinapikwa kwa namna sahihi, unaweza kuonja utamu wake wa asili bila kupoteza lishe. Zaidi ya ladha napenda mboga hizi kwa sababu zina afya tele. Zina virutubisho muhimu kama vitamini, madini na nyuzi-nyuzi za chakula ambazo hufanya mwili wangu ufanye kazi vizuri. Mchicha kwa mfano ni moja wapo ya mboga ninazo zipenda kwa sababu inaweza kupikwa kwa njia nyingi kwa kuchemshwa, kukaangwa kidogo au hata kuunganishwa na vyakula vingine kama maharagwe au nyama. Kila mlo unapo na mchicha, unajisikia umetimia na mwili unapokea nguvu. Sukuma wiki pia ni chaguo la kawaida kwa sababu inapatikana kwa urahisi na inakuwa karibu kila mahali. Ladha yake ni tamu kidogo na unapo changanya na chakula kingine, huongeza ladha na unatoa msukumo wa kimaisha. Spinachi pia ni moja ya mboga ninazo zipenda sana. Ingawa ina ladha tofauti kidogo. Ina virutubisho vya nguvu sana. Hasa, vitamini A, C na chuma. Hii ni nzuri sana kwa mwili, hususan kwa macho, ngozi na nguvu za misuli. Pia spinach inaweza kupikwa kwa njia nyingi na kuunganishwa na vyakula mbalimbali na mara nyingi hutoa mlo wenye usawa zaidi. Lakini kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu mboga za kijani ni uwepo wa afya na nguvu zinazotokana nazo. Kula mboga hizi, mara kwa mara, kuna nifanya nijisikie mwepesi, mwili unafanya kazi kwa usahihi, na hata akili inakuwa imara. Hii pia husaidia kwa kuona nidhamu ya kula vyakula vilivyo na virutubisho. Badala ya kula vyakula vyenye mafuta na sukari tu ambavyo havina faida kubwa katika mwili bali vina madhara, chungu nzima na zinakuja na magonjwa tofauti tofauti. Kwa hivyo, hizi mboga ninazo zipenda kama mchicha, sukuma wiki na spinachi ni kwa sababu ni lishe kamili na zina afya zinaongeza furaha katika chakula na hazina ladha tu bali pia zinanipa nguvu na zina nisaidia kuwa na afya njema na hufanya kila mlo uwe wa maana zaidi. Na zaidi ya yote zina nisaidia kushikilia mtindo wa maisha wenye afya na furaha ya mwili na akili.

Unajua, unaponiuliza jinsi ninavyo shughulikia wateja. Ningeanza kwa kusema kwamba uvumilivu, heshima na kusikiliza ni mambo muhimu zaidi kila. Kila mteja ni tofauti na kila moja ana matarajio yake, hisia zake na wakati mwingine shinikizo au wasiwasi. Kwa hiyo mwanzo wa yote ni kusikiliza ka makini. Nikipata wateja, siwezi kuanza kutoa suluisho mara moja bila kuelewa tatizo lao au mahitaji yao. Kusikiliza kunasaidia kuelewa kikamilifu, ni nini wanachotaka na ni namna gani ninaweza kuwasaidia kwa usahihi. Baada ya kusikiliza, napendda sana kutoa maelezo kwa uwekaji wa wazi na heshima. Kila mteja anapenda kuhisi anaeleweka na ana thamani yake. Kwa hiyo, ninajitahidi kuwa wazi katika kueleza kile ninachoweza kufanya, muda itakaochukua na matokeo yanayoweza kupatikana. Yanayoweza kupatikana hii hufanya mteja ajisikie kuwa anaaminika na kwamba huduma anazopata ni halisi zaidi. Pia kushughulikia wateja kwa heshima kunapunguza misukosuko hata pale ambapo changamoto zinatokea au mteja anapokuja na malalamiko. Pia napenda kuwa na uvumulivu au subira. Wakati ninaposhughulikia wateja kwa sababu wateja wengine wanaweza kuwa na shinikizo. Kuuliza mara nyingi au hata kueleza kinyume na matarajio badala ya kuchukizwa ninaona hili ni fursa ya kuonyesha ustadi na umakini wangu. Kwa uvumilivu ninaweza kukujibu kwa utulivu kueleza kwa urahisi na kuhakikisha mteja anaelewa kila hatua. Mara nyingi, wateja wanapopata suluhisho kwa njia tulivu na yenye heshima wanakuwa tayari kushirikiana na hata kurudia huduma. Zaidi ya hayo, ninajaribu kuzingatia uhusiano wa muda mrefu na kila mteja. Sio tu kutoa huduma moja na kuishia hapo, bali kujenga uhusiano wa kuaminiana. Hii inaweza kumfuata mteja baada ya huduma, kuangalia kama aliridhika na huduma uliompa, au hata kutoa ushauri, zaidi kwa namna ya kutumia bidhaa au huduma, ili awe na faida kamili. Hii hufanya wateja wajiskie kuwa si tu natoa huduma bali pia nawajali na kwa hivyo hawa wateja wanaweza kuambia wenzao na pia wanaweza kurudi na kupata ile huduma ninayotoa. Na kwa hivyo kwa ujumla, ninashughulikiwa shughulikia wateja kwa kuwasikiliza, kueleza wazi, kuvumilia na kuunda uhusiano wa kudumu. Kwa kufanya hili, wateja, wanajisikia huru, wanaweza kukuamini na wanafurahia huduma unayowapa na pia unapata wanafanya kazi yangu iwe ya yenye tija na inayoridhisha na kuendeleza maisha ya watu pia.

Kwa mara nyingi ni napo hitaji kutazama video na tumia Netflix, ambayo kwa kweli ni semu ambayo inanifanya nijifurahishe sana. Kwanza kabisa Netflix inatoa urahisi mkubwa sana. Unaweza kuangalia chochote unachotaka kwa wakati wowote, popote pale ulipo bila kulazimishwa na ratiba za runinga za kawaida. Na ni nzuri hasa pale unapohitaji kupumzika au kujiburudisha baada ya siku ndefu. Kitu ninacho kipenda kuhusu Netflix ni aina kubwa ya video zinazo patika na mle. Kuna filamu, kuna mfululizo, nyaraka na vipindi vya elimu. Kwa hivyo, unaweza kuchagua kulingana na hisia zako za siku hiyo. Kama unataka kucheka, kuna vichekesho. Kama unataka kujifunza, kuna nyaraka. Hii inafanya uzuefu wa mtandaoni kuwa wakina na unawavutia kwa sababu kila wakati kuna kitu kipya cha kuangalia. Zaidi ya hayo netflix inafanya uwezekano wa kuunda orodha ya video zako unazozipenda. Hii inaraisisha kurudisha video nzuri au kuendelea na mfululizo bila kupoteza muda. Pia, kuna mapendekezo yanayo kujia kulingana na unacho kipenda. Jambu ambalo hunipa fursa ya kugundua filamu au mfululizo mpya ambayo nisinge kuwa sijayagundua. Hii inafanya uzoefu uwe wa kibinafsi na kufurahisha zaidi. Pia nisemu nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki. Unaweza kuangalia filamu pamoja nyumbani, kuzungumzia kuhusu hadithi, tabia za wahsika, na hata kujifunza mambo mapya kupitia nyaraka. Hii huongeza hisia za pamoja na kufanya muda wa burudani uwe wa maana zaidi. Kwa hivyo, ninapenda kutumia Netflix kwa sababu inanipa uhuru, inatoa chaguo nyingi, ina aina nyingi ya filamu, ambazo pia zina kupa mambo mengi, zina kufunza mambo mengi, zina kupea matarajio mengi. Unapata si raihsi kutumia pia na inafanya uzoefu wa kuangalia video kwa furaha na wakujiburudisha. Ni mahali ambapo unaweza kupumzika, kujifunza na kufurahia bila matatizo yeyote.

Kuhusu ni navyo, jinsi ni navyo shughulikia muda wa mwisho, ningeanza kwa kusema kuwa ni jambo ambalo linahitaji mpangilio na utulivu. Wakati mwingine nchangamoto kubwa, hasa pale ukiona muda umeisha haraka na bado kuna kazi nyingi za kumaliza. Lakini nimejifunza njia fulani ambayo hufanya niwe na ufanisi zaidi na siyo kubwaga msongo wa mawazo. Kwanza kabisa, ninajaribu kupanga kazi zangu mapema, hii inamaana ya kuorodhesha kazi zote muhimu, kuangalia ni ipi muhimu zaidi, na kuanza nayo kwanza. Hii hufanya muda wa mwisho usiwe mzito sana, kwa sababu tayari una muundo wa jinsi kazi zitaisha na unaiendea ya hatua za kufuata. Badala ya kusongea kiholela na kusubiri muda wa mwisho ukaribie, ninajua kila hatua ninayopaswa kufanya na ile ambao ninaifanya inanipeleka karibu na lengo langu. Pili, ninajaribu kugawa muda vizuri. Kwa sababu, kama huna mpangilio ambao jinsi utatumia muda, huwezi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, ninaweka kipimo cha muda kwa kila kazi. Kwa mfano, kazi fulani inaweza kuchukua dakika thelathini hadi saa moja, na nyingine kidogo chini ya hapo. Hii inasaidia kuepuka kuchoka au kufanya kazi kwa haraka bila haraka. Kwa muda wa mwisho, mara nyingi huhakikisha kila kitu kinakamilika kwa usahihi, lakini haraka inavyowezekana. Tatu uvumilivu na utulivu ni muhimu sana. Wakati mwingine tunapo kabiliana na muda wa mwisho, shinikizo linaweza kukufanya ujisikie kuchanganyikiwa au hata kuanza kufanya makosa. Hapo ndipo ninapo jitahidi kupumzika kidogo, kupanga akili na kuanza hatua kwa hatua. Hii hufanya kazi iwe bora na hatimaye, kuniruhusu kumaliza bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, mara nyingi ninajaribu kutumia mbinu ya kukabiliana na kimsingi. Badala ya kutazama muda wa mwisho kama hatari tu, ninaliona kama changamoto ya kupanga akili na nguvu zangu vizuri. Hii inanisaidia kuendelea kufanya kazi bila kuogopa na mara nyingi mwisho wa kazi hua matokeo bora zaidi. Kwa hivyo, unapata wakati umejipanga mapema, kazi unayofanya, unaifanya kwa utaratibu na bila shinikizo kwa sababu umejipanga vizuri. Na hivyo, unapata hadi wakati wamwisho unapofika, umelifanya hile jambo kupita hadi jinsi ulivyo kuwa unatarajia. Na kwa ujumla, jinsi ninavyoshughulikia muda wa mwisho ni kwa mpangilio nidhamu uvumilivu na kutumia akili kwa uangalifu. Badala ya kuhisi hofu au msongo wa mawazo, ninaona muda wa mwisho kama fursa ya kuonyesha ufanisi wangu, kupanga kwa wangalifu na kukamilisha majukumu kwa ubora. Hii inanifanya kila mara ya mwishwo isiwe jambo la kutisha bali changamoto ya ambayo inafurahisha sana. Unapata umefanya mambo na matarajio yako ya mepitisha.

Kuhusu utaratibu wangu wa kahawa au chai, ninaweza kusema ni jambo ambalo nimekua nalo kwa kila siku. Na kwa kweli ni zaidi ya kunywa tu kwa kuwa ni aina ya tabia ya kuanza siku au kupumzika. Kila asubui napenda kuanza na kikombe kidogu cha kahawa. Si tu kwa sababu hutoa nishati bali pia hunipa nafasi ya kujiandaa kisaikolojia kwa siku. Ni wakati wa kutafakari kidogo, kupanga mawazo na kuangalia nishuguli gani za siku hiyo ni muhimu kushugulikia kwanza. Kahawa kwangu ni kama rafiki wa asubui. Harufu ya kepeke inanikumbusha kuamuka, kuangeza umakini na kwanza siku kwanguvu. Napenda kutengeneza kiukamilifu. Maji ya kipasha moto, unga, wakahawa, kuchanganywa kwa usahihi na kisha kunusa arufu kabla ya kunywa hata kipande kidogo. Hiyo fanya kila kipande cha kahawa na kiwe cha furaha. Si tu kunywa kinywaji cha moto. Mara nyingine wakati ninafanya kazi au kusoma kikombe cha kahawa kinakua kando yangu. Na kunyua ufanya niongezi umakini na kushugulikia kazi kwa umakini zaidi. Chai naipenda pia asa pale napoitajika kutulia na kupumzika. Chai yenye viungo kama vile tangawizi mdalasini hau tucha ya kawaida. Ya majani hutoa hisia ya utulivu. Unapokaa na kikompecha chai mara nyingi napumzika kidogo kuangalia mazingira au hata kuzungumza na familia au marafiki. Ni aina ya kupumzika ambayo inapumzisha akili hata kama ndi dakika chache tu. Chai pia ufanya wakati mwingine wa burudani uwe wa maana, siyo tu kinywaji bali ni kinywaji kinacho pumzisha. Zaidi ya hayo unapata, mimi napenda kuifanya kuwa tabia ya kujianda. Ile ambayo unapata kama nimeyamuka, katika ule utaratibu ambayo nafanya, baada ya kuamuka ilikuanzisha siku. Unapata sikuwanza bila kahawa au chai, na unapata sisawa kuwanza bila hile. Kwa hivo unapata wakati unapoanza siku kama aujachukuwa kahawa yako vizuri siku haitakuwa vizuri kwako sababu kuna ule utaratibu ambao haujaufuata. Na unapata siku inayofuata haiwivizuri. Kwa hivyo hi kahawa inaifanya mwili wangu akili na isia zangu ziwe tayari kushugulikia kila kitu kwa mtazamo mzuri na kwa hile hali inayo itajika. Kwa ule utaratibu ambao huwa ni meupanga kabla ya kuwanza ile siku kwa hivyo kwa jumla utaratibu wangu wakahawa au chai tu ni unapota nijia ya kujianda kupumzika na kuongeza umakini ambapo na ikunyo wa subui wakati ambapo na pumzika na wakati ninapofanya kazi kama kusoma na unapata inaifanya siku iwe na mtiririko mzuri.

Hali ya leo ya hewa ni ya kupendeza sana. Kuna mawingu kidogo tu angani na juwa linaagaza kwa muanga waki wa dahabu. Nikitua mwendo wa furaha na nguvu kwa kila mtu anai ya angalia. Upepo ni wawastani, ukipumua kwa upole na kuleta hali ya utulivu. Huku ukipileka arufu yondogo safi au mauwa katika hanga. Hali hii ya hewa inafanya kila kitu kiwe kizuri zaidi. Mvuwa haipo, lakini mawingu machache machache ya napamba, anga, kama kitambache upe, ya napunguza mwanga wajua kuwa mkali mno na kutoa baridi kidogo ya furaha. Ni hali ambayo unapata raha kuangalia nje, kutembea, au hata kukaa nje kwa muda wakupumzika bila kujisikia mchovu au joto sana. Mazingatio mengine ni kuwa mwanga wajua unasaidia kila kitu kuona kwenekana kwa rangi halisi, majani, maua na hata nyusu za watu zinapokea mwanga huo kwanamna ya kupendeza na unajikuta ukiwa nafuraha kidogo tu kwa sababu ya uzuri wa asili. Hali kama hii pia inafanya shuguli za kila siku ziwe raisi kwa ni mwili unapata nishati ya jua na akili ina kuwa tayari kufanya kazi kwa utulivu na umakini. Kwa hivyo kwa ujumla hali ya hewa leo ni mawingu tukidogo na jua na ni ya kupendeza yenye mwanga wa furaha na utulivu. Inatoa nafasi ya kufanya mambo nje kwa raha kuamka kwa furaha na hata kutafakari kidogo juu ya mambo mazuri yanayo zunguka ni hali ambayo inafanya siku iwe na mwendo mzuri na inakutia motisha kwa sababu hakuna vitu kama vile mvua ambayo unapata. Inaweza kuwa natatizo, unapata wezi, wezi kaa nje ya nyumba wakati ambapo kunanyesha. Pia wezi fanya shuguli ambazo zinafanyika kule nje. Sababu mvua inaponyesha hali hua, hua inatatiza mambo kidogo sana. Na pia joto si jingi sana vile, unapata wakati mwingine joto linakuwa kali sana wezi kaa huko nje. Unapata lazima muende mule ndani ili mkajikinge na miale mikali ambayo hilo jua linatoa. Kwa hivyo hali ya leo iko inapendeza sana kwasababu ni hali nzuri unajipata hadi unapokaa hapo nje upepo unakupiga na jua si kali sana kwa hivyo ni inakupea burudani sana hii hali ya leo nitarajio langu kwamba siku zijazo zitakuwa hivyo. Ilituweze kufurahia mazingira yetu na kuendelea kuwa na hali nzuri ya upepo.

Unajua kuhusu tathmini za kazi, mimi najihisi mchanganyiko kidogo wa hisia. Kwa sababu maranyingi zinakuja na shinikizo kidogo, lakini pia ni fulsa ya kujifunza. Kwa pande mmoja tathmini zinanifanya nijihisi wasiwasi kidogo hasa pale ninapo jua kuna kitu muhimu kinacho pimwa au pale nitakapo pewa alarmu au maoni kuhusu kazi yangu. Hii ni hisiya ya kawaida kwa sababu kila mtu anatamani kufanya kazi vizuri na kuonyesha uwezo wake. Lakini kwa upande mwingine najihisi furaha na motisha wakati mbapo napata tathmini. Hasa pale zinapo kuja na maoni ya kujenga kwa sababu tathmini inafanya nifahamu ni wapi mbapo nimebobea na ni wapi nahitaje kufanya kazi zaidi. Hii ni muimu kwa maendeleo binafsi. Badala ya kuhisi hofu tu, ninajaribu kuoana tathmini kama kikombe cha hekima na fursa ya kujifunza. Sii kama adhabu au shinikizo tu. Jambo jingine kuhusu tathmini unapata tathmini za kazi pia zinanifanya nijiangalie mwenyewe kwa uangalifu zaidi. Unapojua kazi itatathminiwa, unakuwa makini na mpangilio, unajitahidi kutoa kazi bora zaidi na unajifunza mbinu mpya za kufanikisha ile jambo unalolifanya. Na hili linasaidea siyo tu katika kazi hiyo, bali pia kuna jenga nidhamu ya muda mrefu. Unapata pia unajenga uangalizi na utimilifu wa majukumu. Hata pale tathmini zinapo kuja na maoni hasi au makosa ninajaribu kuzichukulia kama mwanya wa onyo. Kitu kinacho nionyesha wapi ningeweza kuwa bora badala ya kuumia au kuchukizwa nitaangalia ni hatua gani za kurekebisha na ni somo gani linaloweza kunisaidia kuimarika kwa siku zangu za mbele. Kwa hivyo kwa ujumla, ninapujua tathmini inakuja, ninajihisi mchanganyiko wa wasiwasi na furaha. Kuhusu tathmini za kazi hata hivyo, ninajitahidi kuona ni fursa ya kujifunza, kujiboresha na kujenga nidhamu. Kwa sababu unapata wanao kuja kutathmini ile kazi, wana kupea maoni yao kuhusu kazi uliyoifanya. Na unapata kujua ni wapi, unahitaji kuongeza, kujifunza zaidi ili uifanya ikue mzuri sana. Kwa hivyo, naitumia hii kama muongozo au maoni ili kupata uboreshaji na maendeleo binafsi.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya thamani. Na si tu kwa sababu ya garama yake, bali zaidi kwa thamani yake ya kihisia au kumbukumbu. Kwa mfano, nina baadhi ya vitu vya familia au zawadi kutoka kwa watu wakaribu, ambavyo ni naviona ni muhimu sana kuwa nazo katika maisha yangu. Hata kama haiwezi kuuzwa au kubadilishwa, huniunganisha na kumbu kumbu au hisia na hadithi fulani ambazo hufanya nipate faraja na furaha kila ninapoangalia au kushugulika navio. Kwa upande mwingine nina angalia hifadhi ya vitu hivi kwaumakini na mpangilio sana. Sio tu kuvitupa kwenye kona fulani bali kueka mahali salama, safi na ambapo vinaweza kudumu kwa muda mrefu. Hii ni muhimu hasa pale kunapo kuwa na thamani ya kihisia kwa sababu unataka kuhakikisha kwamba haziharibiki au kupotea bila sababu yoyote. Kwa namna fulani kuvitunza ni kuvionyesha heshima kwa kila ambacho kimeunganishwa na hisia zako au historia yako. Zaidi ya hayo, hifadhi ya vitu vyenye thamani, sio tu kwa ajili ya sasa, bali pia kwa baadae. Vitu fulani napenda kuvitunza ili kikawa ili kizazi kijacho kijue historia au kumbukumbu fulani. Hii ni maana hifadhi, hiyo inaweza zaidi, inakua ni hifadhi mzuri, bali nisehemu pia ya urithi wa familia au historia ya kibinafsi. Kwa hivyo, pia unapata nahifadhi mashilingi tofauti tofauti ya pesa. Kuna zile shilingi unazo zipataanazo kwa gafla, unapata imeanguka mahali, unaichukua. Kwa sababu huwezi kosa kujua kwa siku zijazo ili kile kitu ambacho umekihifadhi. Kita kuja kuwa na manufaa gani?

Mimi binafsi napendelea shati kuliko ti shati. Kwanza kabisa shati lina latha fulani laishima na utulivu. Unapovaa shati unajisikia umeandaliwa vizuri, umekaa sawa na mara nyingi unipa uwakika wakuoneka na mzuri mbelea watu. Hii situ kuasababu ya mutindo bali pia kuasababu unakuza isia ya kujieshimu na kujiamini. Shati linafaa katika mazingira tofauti kwa shule kazi au hafla za kifamilia. Unaweza kulivalia na suruari au sidiria, nzuri na mara nyingi lina changanya, heshima na starehe. Kwa upande muingine, tshati ni raisi na yenyestarehe, lakini mara nyingi pia haikupi hisia ya uwepo, waheshma kama vile shati linafanya. Tshati unapata ni nzuri kwa shuguli za kawaida au za burudani. Pale ambapo mnafanya zile kazi za kila siku ambapo azitaji ile kazi za kama vile za kiofisini unapata wakati huo kama hauko ofisini, hauko shule, hapo ndipo ninapendelea kuva tishati. Zaidi ya hayo napenda kuchanganya shati na vifaa vingine ili kuunda mtindo wa kipeke. Unaweza kuongeza pia kofia, suruari nzuri au viyatu vinavilingana na hapo unapata muonekano wakupendeza na wakisasa. Shati pia linaweza kuvaliwa kwa njia tufauti, unapata unaheza livaa ndani ya suruari au nje au kufungua kwa kipande kidogo cheki sasa na kila mtindo hutoa hisia tofauti tofauti. Kwevyo kwa ujumla mimi napenda kulivalia shati na kuasababu linanipa heshima unapata katika unapoenda kufanya mambo ya kiofisi unapoenda kanisa unapata nivazi nzuri linalo kupa heshima kujiamini na starea ya mtindo. Huku bado likibakia raisi kuvalia na kukuezeshe kujieleza kwa jamii ya kifahari na ya eshima. Shati nizuri kwa starehetu lakini shati nina nifanya nijisikia tayari kwa kila tukio na linathamani kubwa zaidi kiesia na kifahari.

Hili ni swali nzuri sana. Na ninaona nifursa ya kuelezea jinsi hali ya hewa inavyo nivuta na jinsi inavyo nifanya nijisikie. Binafsi napendelea baridi kidogo kuliko joto. Na kwa kweli, sababu za hilo ni nyingi. Kwanza kabisa, baridi kidogo unipa hisia ya utulivu na msisimko wakili. Ukijua kuwa uepo wa joto kali kupita kiasi, unajisikia huru kupumua, kuzunguka na kufanya shuguli zako kwa uraisi bila kukosa nishati. Hali ya baridi pia ufanya usingizi uwe mzuri, kukojua mwili uwe sawa na mwendo wa mwili uwe raisi bila kuwa mzito au kukosa pumzi. Kwa mfano, na kumbuka siku za baridi pale asubuhi, unapo chukua kinywaji cha moto, kama kahawa au chai. Upo ule mchanganyiko wa baridi au hewa na moto wa kinywaji ambapo, kila pumzi ya baridi inakuwamusha kidogo na kila kinywaji kinachochea isia za furaha na faraja. Hii si sia ndogo tu, ni furaha ndogo ya kila siku inayoweza kubadilisha mtazamo wako wa masaa katha. Mbali na hiyo, baridi pia ufanya shuguli za inje kuwa raisi. Ukipanda mlima, kutembea, au hata kufanya mazwezi, mwili unafanya kazi vizuri bila kuaribiwa na joto kali. Kwa upande mwingine, joto mara ufanya hisia za uchofu kwongezeka. Jua kali, linaweza kukufanya ujisikie kichefu-chefu, kukosa, nishati, na hata kuchanganyikiwa kidogo. Hali kama io mara nyingi inakufanya, inafanya mtu akimbilie kivuli au hali ya ewa baridi, badala ya kufuraia maisha. Pia joto linaweza kuwatheri usingizi, kwa sababu mwili unapokuwa na hali ya joto kali, unapato usumbufu wa pumzi na usingizi haukamiliki vizuri. Hata hivyo ningependa kusema kuwa baridi pia lazima iwe kidogo tu isiwe baridi kali ambao inakufanya ujisikie mchofu au kuteseka. Baridi kidogo inayokaa kwa kiwango cha furaha ndiyo inayonifaa zaidi. Kwa mfano, hewa baridi ya asubui, ukipumua pumzi moja tu, unanusa upepo safi, unajisikia kwamsha mwili na akili, na unaweza kuanza siku yako kwa nguvu na utulivu. Hii inakupa nafasi ya kufanya kazi kujifunza au hata kuzunguka nje kwa raha bila mzigo wowote. Zaidi ya hayo unapata baridi kidogo pia inafanya watu wakaribu wajisikie furaha kwa mfano unapokaa na familia au marafiki kwenye jua dogo la asubwe. Lakini baridi ipo kidogo kila mtu anafuraia kikombe cha chai au kaawa pamoja mazungumzo huchanua na hali ya furaa inazidi kukua. Na hini isia ya kijamii ambayo siraisi kuipata pale joto kali. Linapo kua.

Simu ni chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku naitumia kwa njia tofauti tofauti si kwa burudani tu bali pia kwa kupanga maisha kujifunza na kuwasiliana na watu. Kwa kweli, jinsi ninavyo tumia simu yangu imebadilika sana kadri muda unavyo pita. Kwa sababu, nimejifunza kuitumia kwa busara, sikuiruhusu initumie mimi. Mwanzo kabisa, matumizi makubwa ya simu yangu ni mawasiliano. Ninaitumia kuwasiliana na familia, marafiki, na hata watu wa kazi au masomo. Kupitia simu ninaweza kupiga simu kutuma ujumbe au kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Hii inanisaidia kubaki karibu na watu muhimu katika shughuli za kila siku hata kama tuko mbali sana. Kuna nyakati ambapo mazungumzo madogo madogo tu kupitia simu ya naweza kubadilisha kabisa ile hali yako ya siku au hali ya kihisia na hilo ndilo ni nalo liona kuwa la thamani sana. Pili, simu yangu ni kifaa cha taarifa na maarifa. Ni naitumia kusoma habari, kutafuta majibu ya maswali mbali mbali, kujifunza vitu vipya. Kama kuna jambo sielewi ni rahisi kulipata kwa sekunde chache tu. Pia ni natumia simu kusoma makala, kuangalia video za elimu, na kufuatilia mada zinazo husiana na afya, kilimo, au maendeleo binafsi. Kwa njia hii unapata simu inakuwa kama maktaba ndogo iliyo mfukoni na inakupa usaidizi mwingi sana. Simu pia inanisaidia katika kupanga muda na majukumu tofauti tofauti. Ninaweza ninaweka vikumbusho, kalenda na alama za kazi muhimu sana. Hii hunisaidia nisipoteze mwelekeo hata hasa pale ninapo kuwa na mambo mengi sana ya kufanya. Badala ya kukumbuka kila kitu kichwani simu inakuwa kama msaidizi anayenikumbusha kwa wakati sahihi na hivyo kupunguza msongo wa mawazo. Pia kwa upande wa burudani naitumia simu kuangalia video kusikiliza muziki au kuvinjari mitandao ya kijamii kwa kiasi. Hii hunisaidia kupumzika baada ya kazi au shughuli nzito za siku. Lakini hapo, ndipo ninapohitaji kuweka mipaka zaidi. Najua nikizidisha simu inaweza kuninyanganya muda wa kupumzika, kuzungumza ana kwa ana na hata usingizi. Kwa hiyo, ninajaribu kuamua muda maalum wa burudani na muda wa kupumzika bila simu. Pia, unapata ninatumia simu kwa huduma za kila siku kama vile kulipia vitu, kuagiza bidhaa au kupata huduma mtandaoni. Hii inarahisisha maisha kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu mambo mengi ambayo zamani yalichukua muda sana, ya nafanyika kwa dakika chache tu. Na hii ina nipa na fasi ya kutumia muda wangu vizuri. Kwa hivyo unapata unapata simu yangu ni zana muhimu sana. Na si kitu cha kunivuruga. Ninajitahidi kuitumia kwa mawasiliano. Unapata kupata elimu, kupangiliwa maisha na burudani ya uwiano. Kwa kwangu simu bora si ile yenye programu nyingi. Bali ile inayo tumika kwa njia inayo boresha maisha kuwa kuwa muda na pia kuangeza thamani ya kila siku.

Mimi binafsi ninapenda napendelea kufanya mazoezi asubuhi na kwa kweli kuna sababu nyingi zinazofanya kipindi hiki kuwa bora kuliko jioni. Kwanza kabisa unapata mazoezi ya asubuhi yanafanya mwili uwe na nguvu za nishati kwa siku nzima. Unapoamka, unapata mwili wako umepumzika usiku, lakini bado unahitaji kuchochewa kidogu ili kuamsha misuli, mishipa na hata akili. Kwa hivyo kufanya mazoezi ya asubuhi, ni kama kubadili switchi ya nguvu ndani ya mwili na unapata motisha ya kushugulika shuguli zote za kila siku kwa nguvu na ari zaidi. Kuna jambu jingine nzuri kuhusu mazoezi ya asubuhi. Hali ya hewa huwa tulivu wa anga. Mara nyingi asubuhi, hewa huwa ni safi, yenye baridi kidogo na hakuna msongamano mkubwa wa watu. Inafanya kukimbia au kufanya mazoezi nje kuwa rahisi na unajisikia kuwa sehemu ya ulimwengu kwa utulivu. Na kumbuka siku fulani nilipo kuwa nikikimbia asubuhi, upepo wa baridi kidogo ukipumua, jua la mwanzo likipenye taratibu kati ya miti na kila pumzi ikijaa raha ya furaha ya ajabu. Hali hiyo si tu inakupa afya ya mwili bali pia unapata amani ya akili. Zaidi ya hayo, mazoezi ya asubuhi husaidia kuimarisha nidhamu na mpangilio wa maisha. Unapo jitahidi kuamka mapema kwa mazoezi, unapanga muda wako vizuri na unakuwa na ratiba thabiti na unapata mwili unapata tabia ya kufanya kazi kwa ufanisi. Hii pia inafanya ulale vizuri usiku kwa sababu mwili unafahamu kuwa umefanya shuguli muhimu sana na unapaswa kupumzika. Sio kusema kuwa mazoezi jioni haina faida. Kwa kweli, kuna watu wanaopenda jioni kwa sababu ni wakati wa kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Lakini binafsi, nimeona kuwa asubuhi ina nguvu zaidi ya kushugulikia nishati, kuamsha akili na kuanza siku kwa ari. Pia asubuhi hufanya ukila chakula cha mchana kionekane zaidi kuwa sehemu ya nishati ya mwili na unajiskia kuwa na uzito mdogo tu na mdundo mzuri wa kazi za kila siku. Kwa hivyo, mimi naamini kuwa mazoezi ya asubuhi ni kama kitambulisho cha mtu anaye ijali yafe yake, akili yake na pia ratiba yake. Ni fursa ya kupata nishati, utulivu na nidhamu ya maisha kwa wakati mmoja. Na kwa kweli, kila mtu anapopata tabia hii siku zao huwa na mwendo mzuri zaidi na furaha ya kidogo kila siku.

Kuhusu mafunzo ambayo ningependa kupata kazini, ningependa kueleza kwa kina kwa sababu hili ni jambo linalo usiana na maendeleo binafsi na ubora wakazi. Binafsi ningependa kupata mafunzo ambayo yananifanya niwebora zaidi katika kazi yangu ambayo yanapanua ujuzi wangu na kunisaidia kushugulikia changamoto kwa ufanisi. Kwa mfano, napenda mafunzo yanae usiana na majuzi ya kiteknolojia. Hasa jinsi ya kutumia programu mpia, mifumo ya kombuita, au mbinu za kisasa za kazi. Hii ni muhimu sana kwa sababu dunia ya kazi inabadilika kila wakati. Na mtu anayejua teknolojia mpia, anakuwa na faida kubwa sana na anapata ufanisi zaidi. Zaidi ya hiyo pia napenda kupata mafunzo ya ushirikiano na mawasiliano. Ni muhimu sana hasa pale unapo fanya kazi na watu mbalimbali, unapo fanya kazi na wateja, au washirika wabiashara. Kujua jinsi ya kushugulikia watu tofauti tofauti, kutatua migogoru kwa njia nzuri na kushirikiana kwa kufanisi, kuna fanya kazi kuwa raisi sana na kuwa enye tija na pia unafuraiya kazi unayofanya. Mfano ni kama mafunzo ya jinsi ya kuzungumza na wateja, wenye changamoto au kushugulikia mashauriano magumu. Hili nina lita nisaidia sana kuwa na utulivu na nidhamu wakati wakazi. Pia ningependa mafunzo ya nao usiana na kusimamia muda na kupanga kazi vizuri. Mara nyingi changamoto kubwa kazini ni kushugulikia majukumu mengi kwa wakati mmoja. Kujua mbinu za kupanga muda vizuri kuunda ratiba yenye tija na kuepuka msongo wa mawazo ni ujuzi ambao ungeongeza sana ubora wangu wa kazi. Mafunzo kama haya, haya saidi tu kwenye kazi ya sasa, bali pia usaidia maishani, maisha yangu binafsi kwa kupanga kila kitu kwa ufanisi. Na siwezi kusahau mafunzo ya maendeleo binafsi na kimaadili. Haya ni pamoja na jinsi ya kujenga nidhamu kuhilimi changamoto na kushughulikia kushindwa kwa mtazamo chanya na kuboresha uhusiano na wenzako. Mafunzo ya ina hii, itaifanya kazi ue raisi na inasaidia mtu kuwa bora zaidi, kimaisha na kiakili, sio tuki ufundi. Kwa mfano, nikipata mafunzo ya jinsi ya kutumia programu mpia ya kazi au mbinu mpia za kushugulikia wateja. Situ ninaongezo ufanisi kazini. Bali pia ninajijenga kuwa mtaalamu mwenye thamani zaidi, mtu ambaye anaweza kushugulikia changamoto kwa weledi. Mafunzo ayo pia yananifanya niwe nijisikie huru zaidi. Kuondoa ile hofu ya kushindua na kuamusha motisha ya kujifunza zaidi kila siku. Kwa hivyo, kwa ujumla, ni napenda mafunzo kazini ambayo yanapapanu ujuzi wangu, ambayo yanawongeza nidhamu na ufanisi, ambayo yanasaidia kushugulikia changamoto, na ambayo yanimarisha mawasiliano. Mafunzo kama haya, utapata yatansaidia katika kazi ya sasa, na bali pia yata funguwa milango ya maendeleo ya muda murefu, ambaye po utapata ya nanijenga kimaadili na kia kili na kulifanya niwe mtaalamu bora na binafsi mwenye tamani.

Kuhusu uwekaji wa nenosiri salama ni jambo ambalo nimekuja kujifunza kuwa linahitaji umakini mkubwa sana. Kwani linaulizia usalama wa taarifa zangu binafsi na mali yangu ya kidigitalia. Na kwa kweli, siwezi kutumia nenosiri rahisi. Kwa sababu ni rahisi sana kuvunjwa badala yake, ninazingatia mikakati kadhaa muhimu. Ili kuwakikisha kwamba nenosiri ni salama, rahisi kukumbuka na lisilo rahisi kuvunjwa. Kwanza, ninapendelea kutumia nenosiri lenye mchanganyiko wa herufi namba na alum maalumu. Kwa mfano, badala ya kutumia neno moja rahisi ninaunganisha maneno mawili au matatu namba muhimu kwangu na alama tofauti tofauti. Hii inaifanya neno siri kuwa ngumu kukisia au kuvunjwa na mashine na linaongeza usalama sana wa akaunti zangu mfano mdogo ni kuchanganya neno furaha na tarehe ya kumbukumbu fulani na alama fulani na mtu mwingine hataweza kukisia rahisi. Pili ninafanya jitihada ya kutumia nenosiri tofaui tofolauti kwa kila akaunti. Hili ni muhimu sana kwa sababu kama mtu anaweza kuvunja akunti moja, hataweza kuingia kwenye akunti nyingine. Awali, hii inaweza kuonekana ngumu sana kukumbuka. Lakini sasa nina mbinu za kuandika kwenye app za usalama wa nenosiri ambazo huficha taarifa. Hii inarahisisha maisha bila kuhatarisha usalama. Zaidi ya hayo unapata mara nyingine ninabadilisha neno siri kwa kipindi maalum unapata kama nimetumia nenosiri moja kwa kipindi cha mwaka mmoja, ninalibadilisha tena, au kile kipindi ambapo nimeona kwamba nenosiri langu ni kama linajulikana, naeka jitihada ya kuibadilisha. Kwa hivyo, sio tu kutegemea nenosiri moja kwa muda mrefu bila, kwa muda mrefu, unapata baada ya miezi michache au pale ninapohisi kuna hatari, ninaibadilisha. Hii inafanya kuwa akaunti zangu zisiwe raihisi kwa wadukuzi wa mtandao na pia unapata akaunti muhimu sana kama benki au barua pepe ni muhimu na ninapenda kutumia uthibitisho wa hatua mbili ama wanaita kwa lugha nyingine kama two-factor authentication. Hii ni maana inamaanisha hata mtu akijua nenosiri langu. Hana uwezo wa kuingia bila uthibitisho wa pili na namba ya muda inayotumwa kwenye simu yangu. Pia kimsingi nafahamu kuepuka kutumia taarifa rahisi kama jina langu, tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu kama nenosiri hizi ni rahisi kudukuliwa na kwa muda mfupi mtu anaweza kupata ufikiaji wa akaunti zangu. Badala yake unapata natumia maneno yasiyo moja kwa moja kuhusiana na mimi, lakini yanaweza kukumbukwa kwa urahisi na mimi binafsi. Kwa hivyo kwa ujumla, njia yangu ya kueka nenosiri salama ni kutumia mchanganyiko wa herufi namba na alama kutumia nenosiri tofauti kwa kila akaunti kubadilisha mara kwa mara, kutumia uthibitisho wa hatua mbili na kuepuka taarifa rahisi ambazo zinazoweza kujulikana kwa kiurahisi sana.

Kila siku ninapo toka nyumbani kuenda kazini au kwenye shuguli zangu za kawaida mimi huwanatumia matatu kama njia yangu ku ya usafiri. Na kwa kweli nisehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo nimezoea kabisa. Matatu si tu chombo cha kunifikisha mahali ninapo kuenda bali pia nisehemu ya uzoefu wa maisha yangu ya mjini. Hasa hapa kwetu ambapo ndicho chombo kinacho tumika na watu wengi. Kwanza kabisa ninaipenda kuitumia matatu kwa sababu ya urahisi na upatikanaji wake. Karibu kila wakati kuna matatu iwe ni asubui, mapema au jioni. Hii inaifanya nisipate shida ya kusubiri kwa muda mrefu sana unajua kabisa ukienda kituoni utakosa gari la kupakia pia utapata matatu unifikisha karibu sana na ninapo kwenda. Jambo ambalo ufanya safari iwe raisi sana. Hata kama una gari binafsi. Pili kuna ile hali ya mchanganyiko wa watu. Unapokaa ndani ya matatu unakutana na watu wa kila aina wanafunzi wafanyikazi, wafanyibiashara na hata wazee. Mara nyingi unasikia mazungumzo mbalimbali vichekesho, malalamiko ya kila siku au hata habari za mitani. Wakati mwngine, unaweza kujikuta ukicheka na mtu usie mfahamu kabisa au kujifunza jambo jipya kutokana na mazungumzo ya watu. Hii unifanya nihisi kama ni sehemu ya jamii, sio mtu anayasafiri peke yake tu. Lakini pia, siwezi kuficha kwamba kuna changamoto za haki. Kuna siku matatu inakuwa imejaa sana. Hasa wakati wa asubui na jioni, watu wanapo enda ama kurudi kutoka kazi. Joto linakuwa kali sana. Kilele pia za mziki wakati mwngine zinakuwa nyingi. Na wakati mungine kuna haraka sana barabarani. Lakini upande wangu nimejifunza kufumilia na kufanya safari iwe sehemu utaratibu wa maisha. Wakati mwingine ninaskiliza musiki wangu kwenye simu na natumia muda huo kufikiria mipango ya siku nakutafakari mambo fulani. Pia unapata matatu inafundisha uvumilivu na ustaimilivu. Unajifunza kupanga muda wako vizuri, kuondoka mapema ilikuepuka kuchelewa na kukubali kwamba si kila kitu kitaenda kwa ratiba kamili. Hei inanisaidia sana hata katika maisha kwa ujumla kwsababu imenifanya niwe mtu wa kuhimili hali tofauti tofauti bila kukasirika haraka. Kwa hivyo kwa ujumla unapata mimi utumia matatu kila siku. Na ni mchanganjiko wa urahisi na uzoefu wa kijami na changamoto za kawaida za maisha ya kila siku. Ingawa sio njia kamili ambayo sio njia kamili lakini imenisaidia sana kusonga mbele na kutimiza majukumu yangu ambayo ninapaswa kutimiza na kwa namana fulani imekuwa sehemu ya utambulisho wangu wa kila siku.

Ningesema kwamba ningependa kuongeza au kuimarisha ujuzi wangu wa kuwekeza. Ningesema kuna maeneo kadhaa ambayo ninahitaji kuimarisha ilikuwa mtaalamu bora na mwenye ufanisi zaidi. Kwamba kuwekeza siyo mchezo wa bahati peke yake. Ni mchanganyiko wa maarifa, mbinu, nidhamu na uwangalifu. Kwa hiyo, ujuzi wa kuimarisha ni muhimu sana ili kufanya maamuzi sahihi kuepuka hasara kubwa na kuongeza faida pia. Kwa kabisa, napenda kuimarisha ufahamu wangu wa masoko. Hii inamaanisha kuelewa kwa kina jinsi soko la hisa, forex au bidhaa nyingine linavyofanya kazi. Na kwa hivyo, hii ni pamoja na kuangalia mwelekeo wa bei, vipengele vinavyo athiri soko na mitindo ya kihistoria. Mfano, ikiwa soko limepanda au kushuka kwa siku kathaa, ni muhimu kuelewa sababu ni gani ambazo zimechangia hilo. Labda ni taarifa za kiuchumi, sera za kibenki, au mabadiliko sana ya kimataifa. Ujuzi huu, utanifanya niwe na mtazamo wa kimaalumu badala ya kufanya biashara, kiholela au kwa hofu. Pili, ningependa kuimarisha ufahamu wa mbinu za uwekezaji. Hii ni pamoja na kujua masharti ya kuuza au kununua, kutumia alama za kiufundi ama kwa kiingereza technical indicators, na kufanya uchambuzi wa kiufundi na kimsingi kwa mfano kujua kutumia vifaa tofauti tofauti ambavyo unapata vinarahisisha sana kuona ni wakati gani mzuri wa kuingia soko. Ile inasaidia kupunguza hatari na kuongeza wezekano wa faida. Pia ni muhimu kuelewa jinsi ya kuweka jinsi ya kuzuia kupata hasara kubwa na kuchukua ile faida wakati ambapo unafaida. Ili kulinda akaunti yangu nipate kuhakikisha ujasiri wa kufanya maamuzi na unakuwa na busara. Zaidi ya hayo unapata ningependa kuimarisha ustadi wa maamuzi. Unapata hii ni muhimu sana kwa sababu hata mtaalamu kubwa anaweza kupoteza kama hana mipango thabiti ya hatari. Ninahitaji sana kujua nisehemu gani ya mtaji wangu. Ninaweza kuweka kwenye kila biashara bila kuhatarisha mali yangu. Hii ni pamoja na kujua wakati wa kujiepusha na biashara zisizo na uthibitisho na wakati wa kubakia kimya pia, napenda sana kuimarisha ustadi wangu wa ki saikolojia. Kwa sababu unapata uwekezaji si tu namba ya grafu ni hisia, nidhamu na umakini. Mara wajasirimali hupoteza pesa kwa sababu wanachukulia hasara kwa namna ya hofu au wanakimbilia faida ya haraka bila mpango. Inahitaji kujifunza kujizuia, kuvumilia na kushikilia mpango wangu wa biashara bila kuathiriwa na hisia. Utapata ujuzi huu utakuwa muhimu zaidi kuliko maarifa ya kiufundi. Kwa sababu akili thabiti inakufunza ufanisi wa muda mrefu. Kwa mfano, ningependa kupata mafunzo ya mikakati tofauti tofauti ya kisasa, uchambuzi wa soko la kimataifa na matumizi ya programu tofauti tofauti za wekezaji. Hili litaniwezesha kufanya biashara kuwa hakika zaidi na kwa ufanisi bila kuathiriwa na mabadiliko madogo madogo ya soko au habari za kila siku. Kwa hivyo, kwa ujumla, ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha saa hii ni ujuzi wa wekezaji. Ni ufahamu wa soko, mbinu za kiufundi na ya kimsingi, usimamizi wa hatari na ustadi wa saikolojia.

Ndio, naweka picha zangu mtandaoni, lakini nafanya hivyo kwa uangalifu mkubwa sana. Kwangu, sio tu suwala la kushiriki picha, bali ni kuhusu faragha, usalama na ujumbe ninaotuma kwa watu wanao ziona picha hizo. Kwanza kabisa, napenda kuchagua ni picha zipi zinafaa kushirikiwa na ni zipi zinafaa kubaki binafsi. Sishiriki kila picha ninayoipiga. Kuna picha ambazo ni za kumbukumbu ya binafsi au ya familia na hizo nazihifadhi kwa ajili yangu na watu wa karibu tu. Picha ninazoziweka mitandaoni kwa mara nyingi huwa ni zile zinazo onyesha tukio fulani nzuri mafanikio madogo madogo au hali ya kawaida ya maisha bila kufichua taarifa nyingi binafsi kama mahali nilipo kwa wakati huo au watu ambao hawakubaliani kuonekana mtandaoni. Pili, ninazingatia sana faragha na usalama. Kabla ya kuweka picha, ninaangalia mipangilio ya akaunti zangu. Na ni nani anaweza kuona hizo picha. Na ninani anaweza kuzishiriki? Na ni nani anaweza kuona kutoa maoni? Hii inanisaidia sana kuepuka matatizo kama matumizi mabaya ya picha au watu wasio na nia nzuri. Pia ninahakikisha sishiriki picha ambazo zinaweza kutumiwa vibaya au kuniletea matatizo baadae iwe kazini, shuleni au katika jamii. Pia unapata, ninafikiria pia athari za muda mrefu, mitandaoni kitu ukishakiweka ni vigumu sana kukifuta. Kwa hivyo, huwa najiuliza. Je, picha hili itanifaa hata baada ya miaka kadhaa. Kama jibu ni hapana, basi siliweki. Hili limenisaidia sana kuwa makini na taswira ninayo jenga mtandaoni. Kwa sababu picha pia ni sehemu ya utambulisho wako wa kidijitali. Na kwa pande mwingine, napenda pia napenda picha kwa sababu ya njia ya kushiriki, furaha na kuungana na watu. Unapoweka picha unaweza kupokea maneno mazuri, pongezi, au hata kuhamasisha mtu mwingine. Kuna nyakati picha moja inaweza kukumbusha, kumkumbusha mtu tukio nzuri, au kumtia moyo siku yake iwe bora. Hilo nalo, naliona kama jambo nzuri sana, mradi lifanywe kwa kiasi. Kwa hivyo unapata, mimi naweka picha zangu mtandaoni lakini kwa busara sana. Ninachagua picha kwa umakini, nalinda faragha yangu, na nafikiria athari zake kwa sababu ya athari zinazokuja baadae. Kwa hivyo, kwangu kuweka picha mtandaoni sio mashindano au kuonekana sana. Bali ni njia ya kushiriki maisha kwa heshima. Usalama na uwiano mzuri.

Kila jioni kabla ya kulala ninafanya mfululizo wa mambo madogo madogo lakini muhimu sana. Ambayo yanafanya usingizi wangu uwe mzuri, mwili wangu upumzike na akili yangu itulie. Kila hatua nisehemu ya utaratibu wa kujipanga na kweli inanisaidia kumaliza siku kwa amani na utulivu. Kwanza kabisa napenda kuchukua muda kidogo kutafakari siku yangu ilivyokuwa. Hii sio kwa muda mrefu sana, labda dakika kumi ama kumi na tano, lakini inafaa sana. Nakaa kimya, nikiangalia ni mambo gani niliyofanikiwa kufanya leo, na changamoto gani nilizokumbana nazo, na ni masomo gani nimejifunza. Tafakari hii hufanya, nijisikie shukrani kidogo kwa yale niliyoyapata. Na pia hunisaidia kupanga akili kwa kesho. Kwa kweli wakati mwingine unapata nimerekodi mawazo muhimu au mambo muhimu ya kukumbuka. Hii hufanya akili yangu ipumzike kwa sababu si lazima ni subiri kusoma au kufanya mambo hayo kesho. Baada ya tafakari mara nyingi hufanya shughuli ndogi ndogo za kupanga. Hii inaweza kuwa kupanga nguo za kesho, kuangalia ratiba ya kazi au kupanga chakula kidogo. Kwa namna fulani unapata naifanya kesho, siku ifuatayo, ianze kwa utulivu bila msongamano wa mawazo. Napenda kufanya vitu hivi kwa utulivu si kwa haraka kwa sababu nisehemu ya kuamsha akili ya kupanga kwa njia ya asili kabla ya kulala. Kisha napenda kuchukua muda wa kupumzisha mwili. Hii inaweza kuwa kwa kuoga kwa maji moto kidogo au kufanya mazoezi madogo madogo ya kupumua, hali hii hufanya misuli ipumzike, shinikizo la damu lidhibitiwe, na mwili uwe tayari kwa usingizi. Pia mara nyingine, napenda kusoma vitabu au kuangalia kitu kidogo chenye maana, chenye kukazia akili kwa mtindo wa utulivu. Sio kitu kinachokusumbua sana au kutoa shinikizo. Muda mwingine pia napenda kuzima vifaa vya kidijitali kama simu, kompyuta au tv angalau dakika thelathini ama dakika, saa nzima kabla ya kulala. Hii ni kwa sababu mwanga wa vifaa vya kidijitali unaweza kusababisha usingizi usiwe mzuri au akili kubaki ikishugulika mambo yasiyo ya lazima. Badala yake napumzika kwa utulivu au kutoa shinikizo. Hatimaye kabla kulala unapata napenda kufanya dharura ndogo ya maombi au shukrani. Hii ni njia ya kutulia kiroho na kuacha hofu au wasiwasi wa siku. Wakati unapomaliza siku kwa mtazamo mzuri wa shukrani, usingizi unakuwa wa kina na mtu anajikuta akipata pumziko la ndani sana.

Kwa ujumla, ninaweza kusema nafanya mazoezi mara nne hadi tano kwa wiki. Na nimejaribu kuyafanya yawe sehemu ya maisha yangu ya kawaida. Na si jambo la dharura au la msimu. Mazoezi kwangu sio adhabu, wala kazi ngumu ya kujilazimisha. Bali unapata ni uwekezaji kwa muda mrefu kwa afya ya kimwili na ya akili. Kwa kawaida, si kila siku nafanya mazoezi mazito sana. Kuna siku nafanya mazoezi ya nguvu kama kukimbia, mazoezi ya tumbo au mazoezi ya mikono na miguu siku nyingine nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi, kunyoosha misuli au mazoezi ya kupumua. Mchanganyiko huu huwa unansaidia sana kuupa mwili muda wa kupona, huku bado nikidumisha mwendo mzuri wa afya. Kuna wakati pia mazoezi yanakuja kwa njia ya shughuli za kawaida za maisha. Kwa mfano kutembea umbali mrefu, kupanda ngazi badala ya kutumia lifti au hata kufanya kazi za nyumbani kwa nguvu. Hii pia ni aina ya mazoezi na ninazitathmini sana kwa sababu zinanifanya nibaki hai hata bila kuenda uwanjani au katika maeneo ya kufanya mazoezi ya mwili. Kufanya mazoezi mara kwa mara kumeleta mabadiliko makubwa kwangu. Kwanza nimeona ungezeko la nishati, ninajisikia mchangamufu zaidi mchana na hata usingizi wangu umeboreka. Pili, imesaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya mazoezi, akili unapata imetulia, mawazo yanapungua na unajisikia kama umeachilia mzigo mzito sana ya siku iliyopita. Pia mazoezi yamenifundisha nidhamu na uvumilivu. Kuna siku hujiisi una hamasa kabisa ya kufanya mazoezi. Lakini unapoendelea kushikilia ratiba yako. Unajifunza kuwa si lazima kila kitu kifanywe kwa hisia. Kuna mambo hufanywa kwa nidhamu. Hii imejionyesha hata katika maeneo mengine ya maisha yangu kama kazi masomo na kupanga muda, hivyo kwa ujumla basi, mimi nafanya mazoezi ya mwili mara nne ama tano kwa wiki. Kwa mchanganyiko wa mazoezi mazito na mepesi. Huu ni utaratibu ambayo umenisaidia kwa afya, kuwa na afya njema, akili tulivu na maisha yenye uwiano mzuri sana. Kwangu mazoezi siyo tu kuhusu muonekano wa mwili bali niku ni kuhusu kuishi maisha bora na yenye nguvu kila siku.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli sana. Na kwa kweli, ni moja wapo ya shughuli ambazo zinanipa furaha sana na utulivu kwa wakati mmoja. Kuendesha baisikeli kwangu, sio tu mazoezi ya mwili, bali pia ni njia ya kujipumzisha, kupumzisha akili na kujiondoa kwenye msungo wa mawazo wa kila siku. Kwanza kabisa, napenda baisikeli kwa sababu ni rahisi na haina gharama kubwa. Haihitaji mafuta, haihitaji gharama nyingi za matengenezo, na bado unapata mazoezi ya kimwili kamili. Unapo tembelea baiskeli miguu inafanya kazi. Moyo unapigia kwa kasi inayofaa na hata mikono na mabega hushiriki kushika na kuongoza. Kwa hio, unajikuta unafanya mazoezi bila hata kuhisi kama unajitesa. Pili, kuendesha baisikeli hunipa nafasi ya kufuraia mazingira. Napenda kuendesha baisikeli asubuhi mapema au jioni. Wakati hewa iko safi na kelele zimepungua. Unaweza kuona miti, watu wakifanya shughuli zao, watoto wakicheza, au hata kusikia sauti za ndege. Na hii hunifanya nijisikie karibu sana na mazingira. Na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo pia baiskeli imenifundisha nidhamu na uvumilivu kuhusu, kuna siku barabara ni ndefu, kuna mwinuko unaochosha, kuna upepo mkali unaokurudisha nyuma lakini unapovumilia na kuendelea kusukuma unajifunza kuwa hata maishani changamoto zipo, lakini kwa subira na juhudi unaweza kufikaunakotaka na hili ni somo kubwa sana kwangu. Kwa upande wa afya, kuendesha baisikeli kumesaidia sana, kuimarisha moyo, kupunguza uzito na kuongeza nguvu za mwili. Pia unapata usingizi wangu, unakuwa mzuri sana.

Napenda sana kujifunza historia na kwa kweli ninaona kama ni hazina kubwa sana kwa mtu yeyote anayapenda kuelewa maisha kwa upana kwa sababu unapata historia sio tu kusoma tarehe au majina ya watu maarufu bali ni kusikiliza hadithi za binadamu kuona walipo toka, walipo kosea, walipo fanikiwa na jinsi mambo hayo yanavyo adhiri maisha yetu ya leo. Kwanza historia husaidia kuelewa kwanini dunia iko jinsi ilivyo sasa. Unapojifunza kuhusu ukoloni, vita vya mapinduzi au maendeleo ya sayansi na teknolojia unaanza kuona mzizi ya matatizo na mafanikio tulio naayo katika siku za leo. Kwa mfano, maswala ya mipaka ya nchi, lugha tunazozungumza, au hata mifumo ya elimu na serikali, yote yana historia nyuma yake. Na bila historia, mambo mengi yanayo onekana ya ajabu au hayana maantiki. Pili, historia inafundisha masomo ya maisha. Unapata pia kuna mifano mingi ya watu walio pata madaraka na kuyatumia vibaya. Na pia wale walio tumia nafasi zao kuleta mabadiliko chanya. Unapoyangalia haya, unajifunza umuhimu wa maadili. Uongozi bora, subira na busara. Mara nyingi najiuliza kama kungekua katika hali kama ile. Ningefanya nini? Hio hunifanya nitafakari mienendo yangu ya sasa. Pia napenda historia kwa sababu inanipa utambulisho na mizizi. Kujua historia ya jamii yangu, bara langu au hata familia langu, kuna nifanya nijisikie nina mahali ninapotoka. Hili hujenga ile heshima kwa waliotutangulia na kunifanya nitathmini ama nithamani sana zaidi kile tunacho leo. Historia ya Afrika kwa mfano ina hadithi nyingi za ustaarabu, ujasiri na ubunifu ambazo mara nyingi hazisimuliwi vya kutosha. Kwa upande mwngine, historia hunisaidia kuwa mtu mwenye mtazamo mpana na mvumilivu. Unapo jifunza kuwa jamii tofauti tofauti, zimepitia mateso, mapambano, na unapo uona ushindi wao. Unaweza kuelewa kwanini watu wanafikiri au kuishi kwa namna fulani. Hii hupunguza haraka ya kuhukumu au au kuongeza uelewa na huruma kwa hivyo, ndio, napenda kujifunza historia kwa sababu inanipa maarifa, busara na mtazamo wa kina kuhusu dunia na binadamu. Na ni kama mwalimu ambaye kimya na anatuambia kwamba tazama yaliopita. Jifunze, kisha uendele mbele ukiwa na hekima zaidi. Na hilo ndilo sababu kubwa ambalo mimi hupenda sana kuirejelea historia yetu kama binadamu. Na kuangalia watu ambao walikuja kabla ya sisi jinsi walivyo fanya na yanatupa maarifa ya jinsi ambavyo tunapaswa kuishi na wenzetu na unapata pia yanatuwezesha kuepuka yale mambo mabaya ambayo walifanya kwa sababu tumeona madhara yaliotokana na mambo haya.